Mimi huwa naipenda sana siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu ni siku ambayo inakua imenifikisha wakati mwingine wa maisha yangu, mwaka mwingine, mwaka mpya kwangu. Mimi binafisi nilizaliwa tarehe saba mwezi wa kwanza 1994. Na huwa napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia. Kwa sababu huwa tunapiga hadithi nyingi za zamani za kitambo ambapo maybe wakati mimi nimetoka kuzaliwa. Kwa hivo nitakaa nitaongea na mzee bado atanisimulia ilikuaje, walijisikiaje siku hiyo Kwani ni siku ambayo huwa ni siku ya kipekee sana kwangu na siku ambayo huwa na furaha kubwa Lakini pia nikishamaliza kukaa na familia huwa na tafuta muda wa kukaa mimi pekee yangu Nachukua daftari mbali mbali naaza kuzipitia yale mambo nilioandika mwaka uliopita Je nimeeza kuyakamilisha na kama sijakamilisha changamoto likuwa nini Je najipangaji kwenye huu mwaka mpya ambao nimeingia Kwa hivyo nitajiandaa vizuri pia nitaweka mipango mipya na kama kuna vitu ambavyo Nakua nimevifanikisha kwa muda huo huwa nafanya kitu kimoja cha msingi Huwa najipa zawadi Lakini pia kama kuna jambo Sijakamilisha Huwa sijilaumu Huwa sijisiki vibaya Lakini huwa najiandaa kwa wakati mwingine Kwa wakati huo basi Wakati unaokuja linaeza kukamilika Kwa sababu bado nina nguvu bado natembea kwa hivyo huwa ni siku fulani special sana kwangu siku ambayo ya kuzalewa nilyoipenda zaidi ni ya mwaka huu mwaka 2026 tarehe saba mwezi wa kwanza kwa sababu ni mwaka ambao mimi umenibalidisha kwenye vitu vingi kutoka kwenye kuongea sana mbaka kuenda kufanya vitu sana kutoka kwenye kutegemea kufundishwa na watu wengine mpaka kwenye kujifunza mwenyewe na kueza kufanya vitu mwenyewe bila kumtegemea mtu yoyote lakini pia ni mwaka ambao Ulinipa changamoto kidogo Kwa hivyo hii siku inanikumbusha vitu vingi hunipa changamoto kidogo sababu kuna soma nilitakiwa niweze kulirudia chuo Nilipata hiyo changamoto na nalirudia sasa hivi bila shida yoyote na pia nakumbuka kwamba kila changamoto huja kwa sababu siku yangu wa kuzaliwa huw napenda kusherekea kwa kula keki ya chocolate ambayo imetengenezwa kwa chocolate na huwa napenda kununua bakery moja inaitwa Adimahi Bakery Huwa wananitengezea keki nzuri sana chocolate kwa ile siku yangu ya kuzaliwa na kwa sababu mimi ni mteja wao huo wananipa mpaka offer mbali mbali Huwa napata punguzo la bei kwa sababu mimi ni mteja wao wa muda mrefu sana siko ya kuzaliwa kwa kweli mimi huwa siichagui zawadi yoyote kwa mtu anayetaka kunipa zawadi yoyote huwa naipokea Naipokea kwa furaha anmshukuru kwa sababu zawadi ni chaguo mtu ambaye anataka kukupa Sio chaguo lako wewe Kwa hivyo mimi huwa sipendelei zaidi kumpangia mtu anipe nini chochote ambacho atakuwa amejaliwa mimi huwa nakipokea na nitamshukuru kiwe kidogo kiwe kikubwa chochote kinachokuja kwangu mimi huwa nakiona kama ni kitu kikubwa na pia mtu kwa sababu ametoa kwa moyo wake na hajalazimishwa na mtu kutoa katoa kwa moyo wake na ametoa hili kunionyesha kwamba ananijali kiasi gani Kwa hiyo zawadi sitoi dharau Nitaipokea kwa mikono miwili Lakini pia nitatunza kumbukumbu na mimi siku yake ya kuzaliwa niweze kumpa zawadi nzuri naye afurahi Aone kwamba mimi ni ndugu yake kama ambavyo yeye aliweza kunipa mimi zawadi Lakini pia siku ya kuzaliwa mimi mwenyewe binapsi Huwa napenda kujipa zawadi kutokana na changamoto ambazo nimezipitia na nimeweza kuzifanikisha huwa naweza napenda kujipa zawadi Kwa sababu Sina wakati mwingine wa kufurahi zaidi ya huo Kwa hivyo nitafurahi pamoja na familia Lakini nikitoka pia nitajipa zawadi Naweza nikajitoa out mwenyewe Nikaenda kwenye fukwe za bahari Nikatoka nikaenda kucheza game au nikaamua siku hiyo niende Nikafanye mazoezi ya kukimbia barabarani kwa sababu ni mazoezi aambayo huwa yanipa furaha sana Lakini kikubwa kabisa Huwa namshukuru mungu Kwa kunifikisha wakati huo Kwa sababu kuna watu wengi sana wapo Lakini hawakufika huo wakati Yamebakia majina tu Tushawazika muda wao ushaisha kuishi duniani Lakini mimi nimejaliwa kufika huo wakati Kwa hivyo napaswa kumushukuru mungu.

Mchezo ninaopenda kuucheza na mchezo wa mpila wa miguu. Huwa napenda kuucheza nikiwa na familia na rafiki zangu. Mchezo huu na upenda kwa sababu unanitengnezea pumzi. Unantengnezea mapigo mazuri ya moyo. Pia unanitengnezia afya nzuri. Mfano unanitengneza misuri. Unanifanya nisiwe na mwili wa uzembe uzembe. Unaniepusha kupata obezit na kupata magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Kama magonjwa ya shinikizo la juu la dam na la chini la damu. Lakini pia magonjwa kama kisukari kutokana na asili ya kazi zangu mimi mda mwingi huwa nakuwa nimekaa Kwa huo anapenda kucheza mchezo huu kwa sababu unanichangamsha mwili Kwa sababu kazi zangu mimi sio za kutembea tembea ni kazi za kukaa mda mwingi Kwa mchezo huu unaweza kunichangamsha mwili vizuri Unaanitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine kiafya.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ushauri wa kwanza kabisa kumpa mtu mwingine, nigeweza kumwambia kwamba anatakiwa kuwa na nidhamu, aweze kuheshimu mtu mkubwa, aweze kuheshimu mtu mdogo, asigombane na watu. Ushauri mwingine ambao nigeweza kumpa ni kuweza kuhifathi fedha kadili anavyoweza. Kwani kila kipato chake atenge ata asilimia ishirini aweze kuhifadhi hela kwa sababu ni hela ambayo itakuja kumsaidia yeye badae na pia ni hela ambayo anaweza akaja kuitumia kufanya investment kufanya uwekezaji katika maeneo mbalimbali ambao itakuja kumsaidia yeye kuwa na kipato bora na kupata uhuru wa kifedha Jambo jingine pia ambalo ningeweza kumshauri mtu ningemwambia anafa zaidi kusikiliza zaidi kuliko kuongea kwa sababu amejaliwa masikio mawili lakini ana mdomo mmoja hivi anapaswa kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Na kama kitu hana uhakika nacho basi atakiwi kuongea. Ni vyema tu ukae kimia uwe kama haujui chochote. Lakini pia ushauri mwingine ambao ningeweza kumpa, ningempa ushauri kwamba ajitahidi kujifunza kitu kipya kila siku. Kwa sababu dunia inabadilika. Kitu ambacho nakijua leo, kesho kinaweza kuwa hakina kazi tena. Lakini ukiwa una ongeza kujifunza studies mbali mbali Unaweza kufanikiwa kwenye maisha na unaweza kufika mbali zaidi kwa sababu utakua ni mtu ambaye unahitajika na hautakua unachoka kuelekezwa na hautakua hauchoki kujifunza. Kwa hivyo maisha yako yatakua rahisi kutokana na uwezo ulionao binafi wa kuweza kujifunza. Lakini kitu kingine ambacho ningependa kumshauri pia ashikilie ibada, asali sana kwa sababu Mungu yupo na Mungu yupo kwa ajili ya kutusaidia Kwa hiyo kama haushiriki vizuri kwa ibada, hausali vizuri, pia Mungu kukusaidia itakua vigumu pale unapopata changamoto. Lakini pia kitu ambacho ningemshauri cha mwisho kwamba kila anapopata changamoto anatakiwa ajue kuwa hiyo changamoto imekuja ili iweze kumukuza yeye na sio kugombana naye. Kwa hiyo hatakiwi kuanza kulia, kusikitika. Hapana anachotakiwa kufanya yeye ni kuunganisha nguvu zake, kuinuka, kusimama vizuri na kuangalia jinsi gani anaweza kutatua hiyo changamoto. Maana matatizo yote ni changamoto ya kawaida ambayo inatakiwa binadamu kuisolve. Na tatizo kama hauna uwezo kuisolve basi haliwezi likakutokia wewe. Kila tatizo linalomtokea binadamu kwa sababu ana uwezi wa kulitatua. Kwa hivyo hautakiwi kukaa kubaki kusikitika unachotakiwa ni kupambana nalo uweze kulimaliza.

Mimi uenda maktaba mala mbili kwa wiki na kuna wiki nyingine uwa nenda mbaka maratatu. Uwa napenda kuenda maktaba kusabu kuna vitabu vingi ambavu napenda kuenda kujifunza, vitabu vya tehama, vitabu vya hadithi mbali mbali. Kama kitabu kimoje kinaitua Elufrela na Orela ni kitabu ambacho mimi mbinafsi nakipenda sana. Ni kitabu ambacho kina story nyingi za kuchekesha. Lakini pia napenda kuenda maktaba kusabu ya ule utulivu wake. Maktaba ni mahali mbapo pametulia sana Nisehemu ambayo mimi binafsi Napenderea kuenda kwa sababu wakili yangu inaturia na pofanya vitu na kuna banzi ya kazi mfano kama kazi za kuandika huwa napenda kuenda kutulia maktaba niandike Lakini pia nafutaka kupanga mpangilio wa mambo yangu ya kufanya ya mwaka mzima au ya kipindi cha miezi sita huwa napenda kuenda library kuenda maktaba kutulia tena napenda kuenda maktaba taifa iko posta jini la reslam Nikienda pale nikitulia, nafanya vitu vyangu muda unaenda na nakikisha vitu vyangu viko saa Kusabu niineo mbalo limetulia sana.

Uzoefu mkubwa ambao nimewahi kuupata wa kushangaza ni uzoefu wa kuendesha ndege hewa, hizi ndege ndogo almaarufu kwa jina la drone Yaani uzoefu ambao nilipata shida kujifunza kwa mara kwanza lakini baada ya kujifunza na kuuzoea nikaona kwamba ni kitu kimoja kizuri lakini ni uzoefu ambao ulinishangaza kwsababu ni ndege ndogo lakini inaruka na inatambua kwamba niliporuka hapa ndo nyumbani kwa hata iende wapi inapoishiwa betri, basi itarudi pale pale. Lakini uzoefu mwingine ulionishangaza kwamba Kwa sababu imetengenezwa ndani na kihunde Kwa hivyo ina uwezo wakukamata sura ya mtu na kumkimbiza popote anapokuwa anaenda. Kwa hivyo nafikiri ni mzuri sana kwa wanamichezo Sasa mkiwa mnafanya mazoezi kama ya kukimbia nini, unaweza ukaiweka droni ikutrack unavyokimbia. Ya inaleta uzoefu mzuri sana, na ni uzoefu ambao umewahi kunishangaza kwenye.

Ndiyo, mimi napenda kujaribu teknolojia ya mpya mfano kama saa hivi teknolojia mpya ya kutengeneza mifumo kwa kutumia AI ambayo watu wengi wanaifahamu kama vibe Coding Napenda sana kujifunza kwa sababu ni teknolojia mpya na inarahisisha kufanya kazi kiwepesi Japo, bado sijajua kama inaweza kufanya kazi katika skeli kubwa Yaani kutengeneza vitu vikubwa, yaani mfano kama lobacy systems ile System kama mifumo kama ya kibenki Pia sijajua upande wake wa ulinzi unakuaje Lakini napenda sana kujifunza teknolojia mpya na napenda pia kujaribu Lakini napenda pia kujaribu teknolojia mpya kufanya matangazo kwa njia ya drone Yaani kuzirusha drone hewani Alafu zinakua zinaandika herufi Zinachora majina Zinachora picha za watu zikiwa hewani ya napenda sana nijaribu hiyo teknoloji Lakini pia natamani sana teknology ya hizi kompyuta za gaming ambazo zinakuwa na GPU kubwa sana natamani sana kuijaribu kwa sababu ni teknology fulani nzuri lakini pia nataka kujaribu teknolojia mpya ya kutengeneza movie kwa kutumia akili hunde mfano kama kampuni ile ya Seedens yenye inatengeneza movie kwa kutumia AI kuwa nataka nijaribu na mimi nione naweza nikapata majibu sawasawa na watu wengine wanapofanya.

Timu ya mpira wa Girubi ya wa kimarekani ni mchezo ambao huwa naupenda kwa sabu unanifraisha sana. Watu wanavyokimbia na ule mpila, wanaubeba, unakimbia nayo, watu wanakuzuia. Na timu nayipenda ya Girubi ni USA Eagles ya wale watu wanajua kucheza ule mpila vizuli sana. Yaani unaeza kuhisi wao ndo wameutengeneza ule mpila. Yaani kwamba mikono yao inansumaku inaufata ule mpila. Nilipenda hii timu kutokana na uchezaji wao ya wako vizuri sana Wanakimbia vizuri Wanatupa mpila vizuri Lakini pia wanashinda sana mechi zao Mchezo ambao nimewai kuushuhudia ulikuwa na mchezo nafikiri kama sio ilikuwa na New Zealand kama sikosei. Yeah ndo mchezo ambao ni nilitoka kuipenda sana hii timu na nilivutiwa nao kiukweli wachezaji wengi navutiwa nao Lakini sina mchezaji special Kwa vile mchezaji pekee ambae ndo nampenda huyu hapana wote nampenda kwa sabu wanafanya vizuri timu hii inapocheza mi huwa najisikia raha sana kwa sabu nina uhakika kwamba itaenda kupata ushindi kwa namna yoyote.

Kupenda kuoga maji ya moto, mimi sio mpenzi sana kwasababu sehemu ninayokaa pana joto kali siwezi kuenda kuoga maji ya moto kwasababu nitakua na nimetoka kuoga halafu bado nitakua na sweti tena. Kwa maana kuoga itakuwa ipo lakini nikienda sehemu zenye baridi kali kama Arusha, moshi, Njombe, Ilinga, Mbea, Ruvuma, huko nitaoga maji ya moto kwasababu kuna baridi kali sana lakini kwa hapa Dar es Salaam huwa napenda kuoga maji ya baridi, safi kabisa.

Kitu kikubwa mbacho huo na kifanya na puitaji msada kazini, kwanza huo na kikisha na litambua tatizo nini na naitaji msada semgani. Na pia naanza kuangalia ni nane mbae naanza kunipo huo msada. Kuhonda toka, ndaenda, nda mfata mtu nda muomba, ndugu yangwe, nimepata shida mbili, tatu, nomba msada wako. Kuhaya, tangalia ni saidi yaje mimi. Na anafuenda kumomba, naenda kumomba kwa nidhame ya hali ya juhu kwa sababu natakio kuwa naishima na kila mtu. Na vile kwasabu na ushiriki nao mzuri nawao wakipata shida huwa nawasaidia basi nitapata msaada.

Ndiyo na piga kura na nimepiga kura kama mara mbili hivi toka nimefikia umla kupiga kura Ndiyo, nipige kura mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka wa elfu moja miatisa No, mwaka 2015 Lakini nimepiga kura mara ya pili ilikuwa ni mwaka F2 na 20 na sijawai kupiga tena kura kutoka hapo Kwa sababu nafikiri tuya changamoto za hapa na pale ya unakuta mda ambao inabidi ukapige kura Umesafiri uko sehemu nyingine kwahio uwezi kuenda kupiga kura mpaka uwe sehemu ambayo ulijiandikishia kupiga kura Ndonaweza kupiga kura Kwa sababu ukienda sehemu nyingine majina yako itakuwa hayapo Rakini pia kupiga kura kwa mwaka jana Nilishindwa kutokana na kulitokea mchafuko kidogo hapa nchini kwetu Kwahio sikuweza kuenda kupiga kura Nilikuwa hapa nyumbani kwa sababu ya usalama binafsi.

Mimi huwa napata marafiki wapyaa kwa njia nyingi. Lakini njia namba moja ambayo huwa naitumia ni kutoka na kuenda kutembea sehemu kama za fukweni. Huku huwa nakutana na watu wapya, tutabadilishana mawazo hapa na pale mpaka nakuwa marafiki nao. Lakini pia kufanya zile safari za baharini mfano safari ya kuvuka kutoka bara kuenda kwenye visiwa mfano kama kisiwa cha Mbudia. Kwa sababu watu huwa ni wengi, mnajikusanya, mnapanda ile meli pamoja, ukiwa mle ndani mnavyokaa, mnaongea ndiyo mnajuana. Mnaulizana mnafanya nini kwenye haya maisha, na kila mtu anasema nini anafanya. Kwa mwisho wa siku mnakuwa ni ndugu Mnakuwa mpaka, mnakuwa marafiki, mwisho mnakuwa mpaka ndugu. Sehemu nyingine ambayo mimi hupata marafiki ni kanisani Mara nikienda pale tukifanya yale makusanyiko ya vijana mimi hua napata watu pale wengi tu ambao wanakuwa ni marafiki. Lakini sehemu nyingine ninayopata marafiki ni maktaba nikienda. Kwa sababu maktaba kuna watu wengi kuwa unaeza ukafika sehemu ukakuta mtu amekaa ukamwomba asogee kidogo baadaye mnaweza kuongea na mwisho wa siku unakuwa marafiki. Na sehemu nyingine ambayo hua napata marafiki ni chuo kwa sababu chuo ni, kuna muingiliano wa watu wengi, kwa hiyo utakutana nao tu marafiki na mtajikuta kutokana na zile kazi mnazopewa hapa na pale mnajikuta tayari mshakuwa marafiki. Na sehemu nyingine pia kwenye upande wangu wa biashara yangu ya graphics design huduma ninayotoa kwa watu. Hii pia imenipa wateja ambao wateja mpaka sasa hivi wamekuwa marafiki wakubwa sana kwangu. Ni kitu ambacho kinanisaidia sana. Kwa sababu ninavyokuwa na watu wengi ndio mtandao wangu unazidi kutanuka hivo na kuwa na uhakika wa kufanya vitu. Lakini pia sehemu nyingine ambao napata marafiki ni kwenye mitandao ya kijamii. Mtandao wa kijamii kama X, mtandao wa kijamii kama Instagram, TikTok, telegram huko hua napata marafiki wengi sana. Na kule telegram kuna zile channels ambazo ni channel labda za website designing. Ni channel labda za ku za kutengeneza mifumo ya kompyuta huko pia napata watu wengi ambao ni marafiki. Kwa mwisho wa siku unakuwa na watu wengi zaidi siku baada ya siku.

Mimi binafsi chakula cha haraka si kipendelei sana napenda kula chakula cha haraka mala chache Kuna muda huwa napendelea kuenda pare KFC na kuchukuwa ware wanaitwaga kuku Tuesday Huwa wanauza siku ya jumanne kuna kuwaga na punguzo la bei Mala chache huwa naenda kuwanunua Lakini pia sipendelei kula pekeangu huwa napendelea nikiwanunua tule wengi tufanye kama kasherehe fulani tufulai tule tu Lakini mimi binafsi vyakula vya halaka si vipendelei sana Napenda chakula cha asili yani ya sasa ndio chakula ambacho mimi kinanivutia na chakula ambacho kinanipa afya bora Kwa sabu vyakula vingi vya haraka Huwa vinajari kuhusu afya Vinaoweka mafuta mengi Unaanza kunenepa tu bila mpangilio vinaeza vikakusabishia matatizo yasio kuwa ya razima mfano kama presha kupanda presha kushuka na shinikizo ya damu Unapata kisukari Mimi binafsi sipendelei sana napenda kula tu mala chache nikiwa na watu wengi. Manake kila mtu atakua anakula kidogo kidogo. Lakini nje na hapo sipendelei.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuiona ni bustani ambayo inapatikana bahari Beach iko karibu na ufukwe wa bahari kwenye hoteli inaitwa bahari Beach ni mandhari nzuri sana na inavutia kwa sababu ni mandhari ambayo imetulia ina ndege wanaruka pale, lakini pia kuna wanyama waporini wamefugwa pale Unaweza kuenda kuwaona, ni sehemu nzuri sana kwa kweli Maana ina bustani yenye maua mazuri na pia iko karibu na ufukwe wa bahari Kwahivyo ukichoka kutembea kuona wale wanyamu unaweza kwenda kutembea kwenye ufukwe wa bahari Lakini pia ukiangalia bahari ni safi Unaona kila kitu Kwa mwonekano mzuri yaani niseme wewe utajisikia amani sana kuenda Lakini pia kama una mawazo Unaweza kuenda ili sehemu utaweza kujifariji vizuri Kwa kupanda farasi na kukimbia naye fukweni ni sehemu fulani nzuri sana Lakini pia kuna sehemu pana upande wa kama bonde fulani hivi kwa hile bonde lina kwa mchinuu unaiyona bahari huoni linakupa kama hari fulani ya kuogopa hivi kidogo kuenda kushtua-shtua kutoa homoni ya adrenalin kidogo ili mwili ukae sawa.

Muziki ninaopenda kusikiliza mara nyingi, huwa napenda kusikiliza mziki wa kuimba R&B. Ni mziki mzuri ambao unakuwa umebeba ujumbe, lakini pia mziki mwingine nao penda kusikiliza ni mziki ya aina ya hip hop, ni mziki ambao hua unabeba mistari migumu na myepesi pia kwa hivyo nikiusikiliza huwa inanipa changamoto kidogo ya kufikilia zaidi, lakini hip hop naipenda zaidi kuliko R&B, Lakini R&B napenda kusikiliza hasa nikiwa na kazi zangu ndogo ndogo za kufua nje lakini nikiwa nimetulia zaidi huwa napenda kusikiliza hip hop ili niweze kuongeza uwezo kufikiria zaidi.

Hapana mimi si huwa sigawanyani taka kwa sababu kuganya taka kuna sababisha uchafu na kukosa ustarabu Kwa kitu nachokifanya taka zangu zote huwa naziweka pamoja badaae ili litakapopita gari la kuajiri ya kubeba taka huwa naenda kuzishukua na kuzitupa ili ziende zikatupwe huku kuweka mazingira safi Lakini pia huwa nahakikisha mazingira yangu yako safi mda wowote kwa kufagia na kuzikusanya taka mahali pamoja kugaanya taka siyo ustalabu kwa sababu unaeza kukasababisha nzi lakini pia wale inzi wanaeza wakareta magonjwa mbalimbali kama kipindupindu, magonjwa ya kuhara, magonjwa tumbo magonjwa ya macho, kitomba chisiwe kizuri kwa afya ya binadamu unaeza ukapoteza maisha kwa sababu ya uzembe tu mdogo ambao ungeweza kujifanyia usafi mwenyewe walo usingepata shida yoyote.

Mimi huwa najifraisha wakati wa furaa kwa ku mda mwingi huwa napenda niende sehemu za fukwe Pia huwa napenda kuenda kukimbia Napenda pia kujumuisha marafiki zangu katika hiyo furaa Lakini pia mda mwengine huwa napenda nikae niturie mwenyewe nyumbani na kufurai mwenyewe kwa kuangalia movie, kuangalia vichekesho, kuangalia tamthilia, kuangalia katuni Hata mda mwingine pia huwa napenda kusikiliza mziki na kuangalia video mpya za mziki ambazo zimetoka hivi karibuni.

nDio, mimi ni mtu wa kuamka mapema sana na pia huwa nachelewa sana kulala kutokana na kazi zangu huwa nachelewa sana kulala kwa sababu nahitaji nipange matukio ya siku inayofuata Lakini pia huwa naamka mapema ili nikafanye mazoezi Lakini pia naamka mapema ili niliwahi jua la asubuhi niweze kuliota kwa ajili ya kupata vitamini D Lakini pia huwa naamka mapema kwa sababu kuna muda nahitaji nisome vitabu siku kama ya jumanne, jumatano na alhamisi huwa naamka mapema kwa ajili ya kusoma vitabu Nikitoka tu mazoezi Lakini pia hua napenda kuamka mapema kwa sababu ya akili Unajua akili ukichelewa kuamka nayo inakuwa imelala siku nzima Kwa huo utashindwa kuandaa siku yako mapema na kufanya vitu vya maana mapema Emana waswahili wanasema siku njema huanzia asubuhi.

Mafanikio binafsi nayo yathamini kazini, mafanikio ya kwanza ni kueza kubalika kwa kufanya kazi nzuri, ofisi kunitambua mimi kama mfanyakazi bola, wa mwezi husika, kitu kingine pia kupewa zile bonus, kupewa vyeti vya ongera, lakini pia kuthaminiwa kwa kupewa offer ya kuenda kusoma kozi mbali mbali. Kozi ambazo zitanisaidia mimi kuniongezea ubunifu na ubora zaidi katika kazi yangu. Kwa hayo mafanikio huwa na yathamini sana kazi hini. Na pia mafanikio mengine nayathamini ni watu jinsi wanavyo niheshimu na mimi navyo waheshimu pia. Lakini pia kupendwa na wakubwa zangu wa kazi kwa sababu nafanya kazi zao vyema na nasimamia kazi nikipewa na isimamia vizuri. Lakini kitu kingine ambacho huwa na hesabu kama ni mafanikio ni pale napomaliza kazi mapema kabla ya muda wake wa kuhisha Huwa na hesabu ni mafanikio Lakini pia navyopeleka kazi bora Huwa na hesabu pia ni mafanikio.

Jambo la dini ambalo ni la muhimu kwangu ni ujenzi wa kanisa kwa sababu tunatangeneza kanisa mahali ambako tutakuwa tunasalia leo kesho na keshokutwa na ni alama bora zaidi kuwahi kutokea kwa sababu tunavyochangia kwa ajili ya ujenzi wa kanisa Hii nasaidia kwamba kila vizazi vinapokuja vitakumbuka kwamba kuna watu walishawikuwepo kwenye ili kanisa na walifanya ujenzi wa hili kanisa ambalo sisi leo tunalisalia.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata nikiwa kazini ni mafunzo ya usimamiaji wa ubora katika bidhaa mbalimbali na huduma mbalimbali. Au ni mafunzo ambao natamani kuyajua ili niweze kuzalisha au kufanya kazi kwa ubora zaidi na kutambua kwamba kazi liwe bora inatakiwa ifikie viwango fulani. Ya hii kusimamia kazi itoke katika viwango bora zaidi.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya Perfume inaitwa Clubed Newage ni harufu nzuri ni Parfume kutoka Saudi Arabia Uarabuni ni Parfume nzuri sana Yani ikipulizwa Kila mtu lazima ageuke kukuangalia na kila mtu lazima akuulize umeitoa wapi ni Parfume ya kipekee sana.

Napenda sana kutumia muda na familia kwa kushirikiana katika kupiga story, kubadilisha mawazo ya hapa na pale, kujua nini una changamoto gani, na mimi nina changamoto gani, kuongea nao, kuhusiana na maisha yanayo kuja. Lakini pia kufanya michezo mbalimbari kama michezo ya karata, michezo ya mpira, michezo ya game Lakini pia michezo ya kuulizana maswali, kupeana miji, michezo ya kuangalia amani na kutajiana mji tafuta mji uko wapi ni michezo ambayo inavutia sana na inanifanya nipende kutumia muda huo na familia Lakini kitu kingine ambacho napenda kukifanya tukiwa na familia ni kusafiri kwa umbali mrefu na tunafanya safari ya umbali mrefu mfano kutoka hapa mpaka jombe kwa gari, tutasimama njiani tutaangalia vitu, mfano tukipita mikumi pale, kuna wanyama, wale koto tunapita, tunawangalia lakini pia vitu vingine ninavopenda kuvifanya tukiwa na familia ni kwenda kutembelea sehemu za vivutio vya kitali mfano kama kwenda kutembea misituni, kule pugu kupanda boat zile kutembea na boat kwenye maji, lakini sehemu nyingine ambazo napenda kuenda na familia na kutumia muda na familia ni sehemu za fukwe za bahari kwenye visiwa kama mbudia na pia napenda kuenda kuchezea zile baiskeli za kwenye maji tukiwa na familia tunakuwa tuna shindana ya ndo vitu vikubwa navyo vipenda Lakini kitu kingine nacho kipenda tukiwa na familia ni kushindana mbio ni moja kati ya mchezo ambao naupenda sana.

Jioni maranyingi huwa napendelea kwanza kupata chai ya moto ama uji, baada ya hapo huwa napendelea sana kula matunda na vyakula vyepesi vyepesi. Kuna mda mwingine pia huwa natengeneza tumbo ga ya majani kama mboga ya majani, alafu na itafuna na kula kwa sababu usiku sipendelei sana kula vitu vizito kwa sababu ni muda ambao naelekea kulala au kupumzisha mwili. Kuhoni kila vyakula vizito, tumbo alitaeza kuvi, mengenya vile vyakula, vitabakia tumboni, mwisho wa siku vitanitengenezia mafuta na kutengeneza uzito tu wa bure mwilini na kupata matatizo ya shindikizo la juu la afya au shindikizo la chini la damu. Lakini pia na pendelea kutafuna karanga Yaani vya kula vipesi vipesi Alafu pia kula matunda kama mananasi, mapapai Huwa na pendelea na kula matunda Alafu kisha nalala Lakini pia jioni kuna siku nyingine huwa sili kabisa.

Ndiyo huwu napenda kuimba, hasa sasa kurudia nyimbo za watu ambazo wameimba, mfano kama nyimbo za wasanii kama wakina Diamond, nyimbo za wasanii wa zamani kama wakina Westy Laifu, wakina Asha Raymond, wakina Ara Carrey, napenda sana kuimba nyimbo zao. Nyimbo pia za wasanii wa kisasa kama wakina Chrissy Brown Kwa Tanzania hapa wakina Baranaba Classic wakina Zedianto napenda sana kuimba nyimbo za stailio ni nyimbo ambazo huwa zinakuwa nzuri sana na nyimbo za kufutia Pia huwa napenda kuimba kwa sababu ya kujiburudisha mi mwenyewe na kama na mawazo pia nikiwa naimba imba yale mawazo yanapotea Lakini sio kuimba kama msanii kwamba ndo iwe kaszi yangu hapana kwa sababu sina sauti nzuri ya kuimbia lakini pia napenda kuimba mziki wa rap ukiwa naimba mi napenda kufuatisha yale mashahili yao kwa sababu na kichwa kizuri cha kukaliri ile mistari na kuiimba lakini mimi sio msanii ni sanaa ninayoipenda ni sana ya uchoraji mbayo pia huwa naifanya kama kazi ya pembeni kuniingizia kipato.

Wakati nilikuwa mtoto kitu kikubwa nilichokuwa napenda kufanya, nilikuwa napenda sana kuchora michoro. Nikuwa napenda kuchukua karatasi na penseli nachora, lakini pia nilikuwa naandika mpaka ukutani, nachora ukutani, naenda naandika maneno kwenye mawe kama msanii wa uchoraji kutengeza zile picha kama za grafiti. Ndo vitu ambavo nilikuwa napenda wakati nilikuwa mdogo lakini pia vitu vingine nilivyokuwa napenda ni michezo kama ya kutangeneza magari ya waya, kutengeneza magari ya mbao ni vitu ambavo nimepitia utotoni lakini michezo mingine ambayo nilikuwa napenda wakati nilikuwa mtoto ni kuendesha baiskeli. Nilikuwa mtundu sana na baiskeli na ilikuwa inanidondosha mpaka kuna muda inaniumiza lakini nikuwa siachi kwasasabu nilikuwa naipenda sana na ilikuwa inanivutia kufanya muda wote.

Mimi binafsi kipawa ambacho sina, ni kipawa cha kuimba mziki, sija jariwa nacho kabisa, japo napenda kuimba, napenda kusikiliza, napenda kuimba nikiwa mwenyewe, lakini siyo kuimba watu wakanisikia, au nikafanya hile kama kazi, kwa sabu sina kipawa hicho sija jariwa, nina sauti mbaya sana nikiimba. Lakini kipawa ambacho mimi binafsi nimejariwa ni kipawa cha uchoraji mimi ni mchoraji mzuri sana Lakini kipaji kingine nirichojariwa pia na uwezo wa kuelewa sana kuhusiana na vitu vya kiteknolojia zaidi Uwa navielewa kiwepesi.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama, nimewai kufuga ndege au aina ya kuku, pia nimeshawai kufuga mbwa Napenda sana kufuga kuku kwa sababu ndo kitoweo pia napata na mayai na pia nyama ya kuku ni tamu, alafu ata madaktari pia wanatushauli Waganga natushauli pia tutumie sana kuku kwa sababu ni nyama nyeupe na nyama yake haina rehemu kwa hiyo ni nzuri kwa afya ya binadamu Ukifananisha na nyama nyingine Lakini pia mimi ni mgonjwa na areji na nyama nyingine mfano kama nyama nyekundu Lakini nikila kuku kwa sababu ni nyama nyeupe hainiletei shida yeyote.

Chakula nachopenda kula mara nyingi mchana huwa napendelea kula ugali na dagaa ni chakula kizuri sana kwasababu kipo na uhasili mwingi Kwa huwa napenda kula ugali dagaa pamoja na mboga majani Ugari kwasababu umebeba sukari huwa unanisaidia kuongeza nguvu Lakini dagaa huwa inakuwa na protini na mboga majani huwa inakuwa ina vitamin kadhaa ambazo zinanisaidia mimi kwenye kama kwenye kuona, kutengeneza ngozi vizuri lakini pia napendelea kula matunda kama nanasi, papayi pamoja na tikitimaji haya matunda napendelea kula mara kwa mara, pamoja na machungwa pia napenda kula mara kwa mara kwasababu yana wingi wa vitamin alafu pia yana fiber au nyuzinyuzi ambazo zinaenda kunisababishia mimi wepesi wa kumeng'enya chakula tumboni kwangu.

Ndiyo, nimeshawahi tembelea ziwa moja, liko mbea, linaitwaa ziwa ngosi, ni ziwa ambalo lipo katikati ya mlima ni kwenye kleta pale katikati ndo ziwa lipo. Ile sio kleta, ile ni kardela, kwa sababu ni kubwa sana. Na lile ziwa, hakuna kiumbe kinaishi mle ndani, lakini ni ziwa moja zuri, na nje kuna ndege wengi sana, lakini hakuna mtu huwa ambae anaingia kuogeleaa, na hakuna shughuli zozote zinazofanyika katika ziwa lile, ni ziwa flani la maajabu sana. Kwa sababu liliko mlimani kwa huo unapanda mlimani kwa taabu na kushuka pia unashuka kwa taabu ka unafika kule chini umechoka sana Lakini nisehemu ambayo unaweza kufurahi sana mkienda Kwa sababu ni sehemu inayovutia na nisehemu ya kihistoria pia na watu wanaamini kwamba lile ziwa kuna mda huwa linatoa sauti sauti za watu yapo wakati sisi tumeenda hatukusikia kitu kama hicho. Lakini watu wanamini kwamba kuna watu washaizama mulo alikufa kwa hiyo zile roho zao bado zipo, kwa hiyo wanaamini kwamba kuna muda huwaga zinapiga makelele.

A mi napenda kunyoa ndevu kwa sababu nikinyoa ndevu naonekana niko mnadhifu zaidi kulikoni kuwacha ndevu. Na pia spendelei kuwacha ndevu kwa sababu huwa zina niwasha. Alafu pia naona utunzaji wake unakuwa ni mgumu sana sababu zita kuwa zinaitaji nizichane. Na ndevu zangu mi ni mgumu kwa hio nikizichana huwa naumia sana. Kuwa unaona njia peke ambayo ni bora zaidi huwa napendelea kunyoa nibaki bila ndevu. Kwani huwa nazibakiza kidogo sana kwenye kidevu hapa Kwa ajili ya kupendezesha mwonekano wangu.

Mi napenda kuandika kwa mkono, vitu vya msingi, lakini muda mwingi huo napenda kuandika kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo napenda vyote, napenda kuandika kwa mkono na kwa kompyuta. Kwa sababu kwa kompyuta naeza nikaandika pia nikazitunza data zangu na nikazipata malipopote wakati wowote. Lakini nikiandika kwa mkono pia shedake ni kwamba nikiziacha same, hizo karatasi sitaweza kuzipata tena. Lakini nikiweza kuandika kwenye kompyuta basi naweza nikazipata mahali popote maana huwa nazitunza mtandaoni ili niweze kuwa na uwezo kuzipata mahali popote napoenda.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kichina. Kwa sababu hapa nchini kwetu Tanzania sasa hivi pana wachina wengi, ningependa kuzungumza nao ili nipate uzoefu mpya, lakini pia napenda kusafiri kuelekea China kwa ajili ya kuleta vitu vya kibiashara hapa Afrika. Kwa sababu hapa Afrika vitu vyetu vingi tunaviagiza kutoka China, kwa hivyo naona hiyo ni nafasi nzuri kwangu na fursa bora kabisa ya kusafiri kuelekea China. Lakini sasa nitafanyaje mazungumzo nao kule wakati sijiu lugha yao. Kwa nafikiri njia sahihi kabisa ni kujifunza lugha yao ya kichina.

Ndiyo mimi hupenda kuangalia nyota wakati wa usiku Napenda kuziangalia nyota kwa sababu kuna vitu vingi huwa na jifunza kupitia nyota unajim mfano sasa kuna nyota ambazo mimi binafsi nazipenda mfano kuna nyota ambayo ipo karibu na sisi inaitwa alfa sentuari. Ni nyota ambayo napenda sana kujifunza kupitia nyenyewe, Lakini pia nyota nyingi ambazo naziona angani huwa zinanipa maswali mengi sana kwamba je kwa nyota hizi zote zilizopo na kila nyota ina miliki sahari zake kweli hapa ulimwenguni tuko pekee yetu au kwenye ulimuengu huko pia kuna viumbe wengine wanaishi ambao tunamini kwamba wanaitwa alien lakini japo hatujawai kuwaona. Nafikiri pia inanifungua macho zaidi na kujiuliza maswali mengi zaidi Kadiri siku zinavozidi kuenda kutokana na uwepo hivo vitu vya ajabu huko juu Kwa sababu tukifikiria kama galaxia yetu tu ya Milky Way inazaidi ya nyota ya bilioni na nafikiri kama sio bilioni na kitu zaidi ya bilioni mbili Sasa fikiria kama nyota ziko bilioni mbili na kila nyota inasahari zake Tuchukulie kila nyota tuweke wastani kwamba kila nyota ina sahari nne, inamaana katika kila nyota izo sahari nne utakosa viumbe wengine wanaoishi? Sema tuko kwa sababu ya ule umbali kwamba wakiangalia uku saa hivi hawawezi wakatuona na sisi tukiangalia kwao hatuwezi kuwaona Tunashia tu kuhisi kwamba kuna maisha mengine nje na kwenye nyota yetu Lakini kwenye nyota ombayo ipo karibu zaidi pia kuna sayari mbao inafanana kabisa na dunia ambayo inaitwa proxima sentuari ambao hii sayari Inasimekana mpaka ina maji ndani Kwaiyo inawezekana hata ikawa mpaka leo ina viumbe kwa sababu picha ambao tunaiona kule saa hivi ni mwanga wa nyota ile alfa sentuari badu una safiri unakuja huku duniani Kwaiyo tunona mwanga wa miaka bilioni nne ya kusafiri kwa mwanga ya miaka iyo, kwa ina maana tunachokiona kule saa hivi sio sahihi Kwa inazekana kule kukawa kuna ustaarabu mwingine umeshaanzishwa na hatu wanaishi vizuri kabisa bila tatizo lolote Lakini sisi hatuwezi kujua kusabu ni umbali mrefu. Kwa hata tukisema leo tutume mtu kutoka hapa duniani mpaka akafike kule, itachukua mda mrefu sana kufika na anaweza akafia njiani na hata tukisema tukapeleka kizazi Kitafika kule kizazi ambacho hakita elewa hata kimeenda kufanya nini.

Timu ya mpila wa migu ambao mimi naipenda, naipenda timu ya mpila wa miguu inaitwa The Young African au Younger, hii ni timu ambao inapatikana nchini Tanzania na inacheza ligi kuu bala lakini pia inashiliki mashindano wa klabu bingwa wa Afrika Hii timu naipenda kwa sababu imechukua ubingwa mala nyingi sana ni timu bora apa Tanzania, ni timu ambayo ukicheza nayo lazima ujipange Yani watakuumiza vibaya kwa sababu hua wanafunga watu vibaya sana timu hii nimenza kuipenda toka nikiwa mdogo kwa sababu ni timu ambayo babu yangu pia alikuwa naipenda Kwa ni upendo wangu kwa yanga nimeulithi kutoka kwa babu yangu Kwa ni timu ambayo mimi naipenda kutoka moyoni Mchezo kushangaza ambayo yanga uliwai ni shangaza ni siku ambayo ulicheza na Yanga ulicheza na Simba na kuwafunga goli tano Chap chap sana waliwafunga na Simba walikuwa hawana uwezo wa kucheza Kwa sababu wayanga walikuwa napigi ya pasi nyingi walikuwa na washambulia vibaya sana na ile mechi ilikuwa inaeza ika chukua ata goli kumi Lakini tu kwa sababu ya muda ukawa umeisha kwa ivo walifungwa goli chache wale wapinzani mchezaji naye vutiwa nae kwa sa hivi anaitwa adepu Uyu ni mshambuliaji Mshambuliaji namba tisa ni mshambuliaji kinala sana Kwa sababu anafunga muda wote Yani muda wote akipewa nafasi tu yani anafunga magoli Hapotezi muda Yani akipewa tu mpira akishapokea ni yeye na goli goli na yeye ni mchezaji mmoja yuko vizuri sana katika ufungaji timu yangu inapo shinda hua najiisi mshindi sana huwa napata furaha kubwa kwa sababu ndo team pekee naoipenda ni team bora Kwa hua ushindi wangu hua na amini pia ushindi wangu katika vitu nao vifanya kwenye maisha pia Hua na amini kwamba nimejifunza pia kutoka kwenye ushindi wa timu yangu kwamba hua inapambana wakati wa wote haijalishi umewapeleka wapi wala wapi itapambana tuna itaakikishi inatoka na ushindi hicho ndo kitu bora sana nachokipenda kuhusiana na timu yangu lakini pia hua najiisi mwenye furaha sana pale timu inapo shinda kwa sababu watu wanoo nizunguka mashabiki wenzangu wa yanga pia hua wana fulai sana timu inapo shinda na hua tunapeana pongezi lakini pia kwa sababu mpila si wa ugomvi na vile tunavojisikia kwamba tumeshinda lakini pia hua tunawapa pole wale ambao tumewafunga na kupoteza mechi lakini pia hua najiisi vibaya timu yangu ikipoteza mchezo hua najisikia vibaya kama mwanadamu wakawaida kwa sababu kupoteza mchezo katika mpira wa miguu tayari unakuwa umesha rudi nyuma hatua kadhaa na wenzio wamesha kuwacha kwa hua naomba sana timu yangu ishinde hili tuendele kwenda mbele zaidi tuzidi kuchukua ubingwa mala nyingi lakini pia hisia nao ipata hasa pale tunapo shinda na kwenda kuchukua ubingwa huwa nakuwa na hisia kipeke sana Kwa sababu idadi ya ubingwa inakua imeongezeka idadi ya makombe imeongezeka Kwa hiyo hicho kitu kinanifanya niwe najisikia amani na raha tele na muda huo naweza nikaanza hata kubishana na wapinzani wangu Simba na kuambia nyinyi akuna kitu mnaweza fanya Kwa sababu hata nikinyanganywa makombe matatu bado nyinyi hamuwezi kufikia ubingwa ambao mi niko nawo kwa sababu wao ndo kwanza wanachukua ubingwa mala ishirini na mbili, mimi nachukua ubingwa mala thelathini na mbili Yanga ni timu bora sana, kwani memzidi mala kumi nzima kuchukua ubingwa ni timu moja best na timu ambayo inavutia kwa kweli Yani ukiwa mshabiki wa yanga huta ijutia na itakufanya muda wote ujiisi mfalme Utatembea kifua mbele, muda wote bila shida.

Kukitokea mgogoro na mtu, mimi kitu na chokifanya, huwa naepusha shari na ondoka ilo eneo. Kama ni sitaweza kutatua huo mzozo, basi sita kaa ilo eneo nitaondoka kabisa. Lakini baada ya mda sasa jaziba ikisha shuka kwangu na kwa ule mtu basi nitamutafuta ili tuweze kumaliza ilo tatizo. Maana sisi wanadamu hatutaki kukaa na matatizo, hatutaki kukaa na ugo mvimda mwingi. Kwa sababu haitusaidii chochote zaidi ya kutuvunja tu na inatufanya tusifikie marengo yetu huwa nahakikisha na weza kupatana na kila mtu lakini pia kama mtu nikimuomba asipo nielewa basi nitaachana naye afanye vitu vyake na minifanye vitu vyangu lakini sitataka mgogoro naye kabisa kwaio nikaa mbali kuwa kama mgogoro ubaki yeye na mimi lakini sio mimi kuwana mgogoro na yeye kitu kama hicho.

Napenda chakula chenye ladha nzuri kwa kweli. Chakula kiwe kitamu, nikila nijisikia raha, lakini pia sio ladha pekeake, lakini napenda chakula kiwe na afya pia. Sio kishietu kuwa na ratha nzuri lakini kisiwe na uwezo kunijengea afya bora apana Huwa napenda chakula kiwe na ratha nzuri lakini kinijenge afya bora na pia ata na vokula niwe najisikia amani kwamba nakula kitu ambacho kina latha nzuri na kina nijenga afya.

Kitu nacho kifanya kuwatia moyo wezangu, endapo kama mtu akipata matatizo, mintakuwa mstari wa mbele kumsaidia ataki ushauri, ata kifedha, ata kuangalia njia ya kutatua tatizo lake ili apate moyo. Lakini pia, kitu kingine nacho kifanya, mfano kama mtu amefanya jambu flani zuri, huwa napenda kumpa zawadi ili kumtia moyo, siku nyingine aweze kufanya kitu kizuri pia. Lakini pia mtu anavyokuwa anataka kukatatamaa mihuwa na pambana kumtia moyo na kumuuliza changamoto ni nini na kuangaria mimi na nafasi gani kwake ya kweza kumsaidia weze kutoka kwenye changamoto yake.

Mimi ni mtu wakuwahi na hata ikitokea nimechelewa basi huwa sichelewi sana na kunakua sababu ya msingi sana ambayo imenifanya nichelewe. Napenda kuwahi sehemu nusu saa kabla. Ili kama ni kitu chochote kikitokea, kiweze kutumia hiyo nusu saa ambayo ntakua nime, nime nimewahi kufika pale. Maanake nikizidisha muda hapo ntakua mchelewaji na haitaleta picha nzuri na haitanivutia hata mimi mwenyewe binafsi.

Ndio, mimi inapenda kupanda milima, na milima ambayo nimeshawahi kupanda, nilishawahi kuenda songea, sehemu moja kuna milima ina mawemawe mingi sana, ina miamba mikubwa, unaitwa mlima matogoro, nishawahi kupanda, mpaka nikafika kileleni. Lakini pia nishawahi kupanda mlima rungwe, ambao unapatikana unapatikana wilaya ya rungwe huko tukui. Lakini pia nishai kupanda mlima ambao huwa na ziwa, linaitwa ziwa Ngosi. Nishawahi kupanda nikafika kileleni kabisa na nilikuwa niko vizuri kiafya na nikarudi nikiwa salama. Japo safari haikuwa rahisi kutokana na mvua ilikuwa imenyesha, kwa hiyo kulikuwa kuna hali ya utelezi sana kule juu mlimani.

Utalatibu wangu wa jioni mara nyingi huwa kama sikufanya mazoezi asubuhi nilipoamka basi nitafanya mazoezi ingiapo jioni na jioni utalatibu wangu mara nyingi napenda sana kukaa nje nipate jua ili nipate vitamini D ipade jua linapozama na napenda sana kuangalia anga la jioni lile jua linapozama kusabu huwaga lina rangi flani za kuvutia sana Lakini pia jioni hua napenda kusikiliza mziki na kusoma vitabu ya kuna siku nyingine hua nasikiliza mziki na kuna siku nyingine na soma vitabu na kuna siku nyingine nakuwa naandika makala mbali mbali pia huwa naandika na kutabili matokeo teknoloji zijazo huko mbele nini faida teknoloji zinazo kuja lakini pia nini madhala teknoloji ambazo zinakuja hizi teknoloji ya nyingi ambazo hua natumia kuziandika mda wa jioni huwa kama akilihunde hua nafikiria akilihunde inemeleta furusagani lakini pia imenyanganya furusagani kwa watu na jee itakuja kumbadili kabisa binadamu lakini nakuja kukundua kwamba bado akiliunde haiwezi kumbadili binadamu Kusabu hayawezi kufanya kazi bila uwepo wa binadamu na binadamu ndio anayeifundisha akiliunde kufanya kitu fulani Kwa iyo jioni sasa siku nyingine pia huwa napenda kushiriki michezo wakati wa jioni kuenda kutembelea fuku za bahari kutembea tu na pikipiki, mda mwingine na baskeli siku nyingine nikiwa natembea kwa mguu Lakini mda mwingine jioni pia napenda kundamana marafiki tuweze kubadilisha na mawazo ya hapa na pale kuanda kucheza michezo kama ya pool table michezo kama ya karata vitu kama hivo.

Ujuzi ambao nataka kuimarisha zaidi ni ujuzi wa kutengeneza mifumo ya kompyuta kwa ubora zaidi. Nataka kuuboresha huu ujuzi ili niweze kuwa mzuri zaidi na kuweza kupata kazi zaidi na pia kuwa mtu mashuhuri katika utengenezaji wa mifumo ya kompyuta. Pia natamani kuimarisha ujuzi wa kutumia AI ambao inafaamika kwa jina la Plumpt Engineering. Natamani sana niwe msadifu wa kuandika Kamandi za kumwendesha akili hunde au akili mnemba aweze kufanya kazi sawa sawa na vile tunataka.

Mimi napenda kusimamia kufanya kitu, sipendi sana kusimamiwa kwa sababu mimi binafsi najiamini kwamba naweza kufanya kitu mwenyewe bila kusimamiwa na nikakifanya vizuri. Japo masupervisor wengi, I mean wasimamizi wengi, hua wanamini kwamba mtu ni mvivu mvivu tu, kitu ambacho mimi sina. Kuwa hua napenda kujisimamia mwenyewe au nimsimamie mtu lakini mimi kusimamiwa hua sipendelei.

Msimu wa mwaka mbao naupenda zaidi ni msimu wa mwisho wa mwaka kwa sababu ya kuwepo kwa siku kuu. Sikukuu pia kuna kuwa na likizo pale kwahiyo watu wengi huwa tunaonana na tunakuwa tuko na muda kwa jili ya kueza kuchangamisha akili zetu na kukaa pamoja kama ndugu. Ni mda mbao na upenda sana. Na mwisho wa mwaka pale kutoka mwezi wa kumi na moja mpaka kufika mwisho wa kwanza ni miezi mbayo naipenda mimi binausi. Ndiyo.

Niamkapo asubuhi, kitu cha kwanza huwa na sari, kitu cha pili natandika kitanda, kitu cha tatu, natoka nje kwa ajili ya kuenda kufanya mazoezi Nikisha mariza kufanya mazoezi narudi naoga, nakaa chini, nasoma, kitabu, peji kadhaa, peji kama mbili au tatu Baada ya hapo natoka zangu nje kidogo nikapate juwa, nipate vitamini D Baada ya kumaliza hapo narudi ndani nawasha laptop yangu naanza kufanya kazi ambazo nimepanga kufanya siku hiyo Lakini pia napitia mchangano wa kazi ambozo nimepanga kufanya siku hiyo ili ni weke akiri tayari na nijue nafanya nini kwa mda gani na natakiwa kupumzika mda gani Baada ya hapo naanza kufanya kazi lakini pia huwa nachukua kahawa na kashata Nakunywa wakati nafanya kazi ili kuchangamisha akili Nisijisikie ule uchovu kabisa.

Hua napokea maoni vizuri, lakini pia hua naangalia maoni gani mazuri ambayo yatanijenga na maoni gani ambayo yanaweza kanipotosha. Maana kuna maoni mengine ni mazuri yanaweza kukufikisha mbali na ukiyafuatilia vizuri kweli yanakufikisha mbali. Lakini kuna maoni mengine ni mazuri, lakini hayawezi kukufikisha mbali. Ni maoni na yote tunapokea, lakini mengine hayawezi kukusaidia. Kua unaachana nayo ambayo, hayawezi kukusaidia, unabeba yale ambayo yanaweza kukusaidia kwa kukufikisha mbali. Na pia hua napenda sana kusikiliza watu kuliko mimi kuongea ili niweze kujifunza kupitia kwao wanawaza nini na unafikiria nini kwenye haya maisha ili niweze kutoboa kwenye maisha kirahisi.

Mimi nguo ambazo nazipendelea kuvaa, napenda kuvaa mashati ya mikono mirefu ambayo yamenyoshwa vizuri pamoja na suruali ya kitambaa Lakini bila kusahau pale chini kumaliza na kiatu fulani kizuri sana ambacho kinaonyesha kwamba huyu mtu ni mnadhifu Napenda sana mashati kwa sababu ya mikono mirefu kwa sababu naweza kuingia mahali popote na bila kuulizwa chochote, maanake naweza nikatoka nikaingia kanisani, nikatoka kanisani, nikaenda kazini, nikatoka kazini, nikapitia dukani na mtu asiniulize chochote Kwa sababu unakuwa nimevaa kwa kupendeza lakini pia kwa kujiheshimu.

Kazi zangu, huwa nazipanga kirahisi sana. Huwa na kinotibuku changu, ambacho nakichukua, naanza kuandika pale kazi gani natakiwa kufanya kwa muda gani. Kila kazi naipangia muda wake. Na kuwa mwaminifu kwenye ilo. Kwa sasa nikishazipanga zile kazi, ninaanza kufanya moja baada ya nyingine kwa ubora sahihi. Na nahakikisha kwamba, ninapopanga kazi kufanya kwenye huo muda, siingizi vitu vingine mfano kufanya shughuli ambazo zinaweza zikaingilia kazi yangu mfano kama kupokea simu kutumia simu kufanya kazi ambayo haihusiani muda huo huwa najitahidi kupambana na kazi ili tu mpaka iishe na muda wake ukiisha nitahamia kufanya kazi nyingine maanake naweza nikaweka dakika tano za kupumzika kila baada ya kumaliza kazi moja kwenda kazi nyingine ili niweze kuchangamsha akili inaporudi niweze kufanya kazi mpya katika ubora ule ule.

Mchezo ambao mimi binafsi napenda nije kuujaribu ni mchezo kukimbia kwenye kuendesha zile skateboard Eeeh pa moja na kuendesha viatu vya matahiri natamani sana kuucheza mchezo Kwa sababu nilikuwa natamani kuucheza wakati ni ko mdogo lakini sikupata na fasi kutokana na wazazi ulikuwa na katalia walikuwa na amini kwamba ukicheza ile mchezo utavunjika mguu Lakini mchezo mwingine ambao natamani kuucheza ni mchezo ule wa kivita kwa kutumia paintball zile Mchezo mzuri sana ule natamani kuucheza Maana siku zote wanatumia zile bunduki kurenga tu chupa hatujai kucheza na binadamu mwenzangu kuchangamsha kidogo akili kuchangamsha na mwili kuangalia Tunafanyaje fanyaje katika halakati za kivita Natamani sana kucheza ule mchezo.

Hapana, mimi siishi mahali nilipo zaliwa, mimi naisha Dar es Salaam, Salasala, lakini mahali ambapo nimezaliwa ni Njombe huko. Ndiyo sehemu pekee ambayo nimezaliwa na nisehemu ambao wananipenda, ndiyo asili yangu yuko pale. Baba yangu bado yuko kule na baadhi ya ndugu zangu wapokule. Lakini mimi nimesifiri mbali kuenda kutafuta maisha na kubadilisha pia mazingira. Unajua muda mwingine bwana kukaa nyumbani kuna kufanya ujione kama umemaliza kila kitu wakati bado maisha mengine yanaendelea na unatakiwa kukomaa kutafuta maisha mahali pengine bila kujali wewe ni nani. Sehemu ambayo hakuna watu ambao wana kufahamu na wanaweza waka kusaidia maana yake sasa huko unaenda kutengeza watu wapya kabisa na unaenda kujifunza mambo mapya kabisa. Ni kitu ambacho mimi binafsi nilikipenda na siishitena mahaki ambapo ni mezaliwa.

Mi malachache sana napenda kusikiliza redio. Mbaka kuwe kuna tukio ambalo. Kwa mfano labda nataka kuangaria mpira wa yanga alafu kwenye tv sijalipia kinga muzi. Kwa honda kachokifanya hapo sinajinsi, lazima ni nisikiliza mpira katika radio. Lakini kwa saivi kusikiliza radio ni malachache sana. Na ni inayo lakini muda kuyuwasha na kuwasina na kama ikitokea ni mewasha basi lazima niwe nasikiliza mpila na kuna vipindi vingi na kuwa s vijui Lakini huku mwanzoni nikuwa napenda sana kusikiliza redio Nikuwa napenda kusikiliza clouds FM ambayo Kulikuwa na miziki mbalimbari ya vijana ilikuwa inapigwa Lakini sahivi sina huo mda tena Lakini pia kuna radio nyingi ya mbazo zipo mbazo ningependa nasikiliza zamani mfano kama wasafi diyo lakini saahivi siskilizi tena kwasabu nakosa muda.

Ndiyo, mimi binafsi napenda kucheza, pia napenda kutizama mchezo Napenda kucheza mchezo wa mpila wa miguu, asasa mpila ule wa kuchezwa ufukweni ni mchezo ambao naupenda na mchezo ambao unanivutia sana Lakini pia napenda kutazama mchezo mfano kuangalia mpila wa miguu, kuangalia ndondi kuangalia mbio za pikipiki, mbio za magari ni mchezo ambao mimi binafsi napenda kuangalia na inanivutia sana.

Ripoti za kazi huwa naziandaa vizuri, huwa naandaa baada kumaliza kazi na huwa nahakikisha kwamba ripoti nayo ni ya ndani ya kazi husika. Hata kama inafanana na kazi nyingine. Kwa hivyo, huwa nahakikisha kwamba kila ninachokifanya kinakuwa kiko sahihi na kitu tunachoenda kukiripoti kinakuwa kiko sahihi ili kutoleta mchanganyiko wa vitu, kwa sababu sio tabia nzuri kufanya kazi bila kuandaa ripoti maanake hiyo kazi siku nyingine ukitaka kuifanya Unaweza usipate majibu maraa kwanza uliifanya aje, kwa sababu tu hukuandika ripoti. Kwa hivyo, kuandika ripoti ni muhimu na inasaidia na pia inakufanya uonekane mfanya kazi mzuri, kwa sababu tutakupima vipi, tunaangalia ripoti yako kazi tunazo kupa umemaliza Kwa hivyo, mimi binafsi huwa nahakikisha nafanya ripoti zangu vizuri na ninahakikisha ripoti ni ya kazi husika kweli Sio kutengeneza kufojifoji tu, kutengeneza uhuni uhuni katika kuandaa ripoti hiyo Sio kitu kizuli. Na mbora hata nichelewe kulala Lakini nihakikishe kwamba nimefunga ripoti yangu na nimeikusanya imeenda kwa msimamizi husika.

Kwenye kupenda upepo au AC, mimi binafsi napenda vyote kwa kweli. Napenda upepo ni kiwa nje, niende ufukweni, ni kapurizwe na upepo wa bahari, vizuri, lakini pia napenda air condition ndani kwa sababu dar es Salaam joto ni kali. Bila kwa na air condition ndani, inakuletea shida. Lakini kwa sasa sina air condition, ila napenda sana hata nikienda kazini, kwa sababu kazini ipo, kwa napenda sana kazini, kutumia air condition, kwasababu inanifanya nachangamka kwa wingi kuliko joto likiwa kali nanza kusikia uvivu mwili unachoka Sijiski raha na huwa natoka jasho kitu ambacho hakileti raha lakini ukisha kuwa tunayo air condition inasaidia sana kwa kweli.

Mimi napendelea kwenda sinema mara mbili kwa mwezi. Na napenda sana kukiwa na movie mpya zaidi. Na movie ambazo zile ni maarufu mfano kama zile First and Furious. Huwa navutiwa nazo sana. Lakini pia movie ambazo ni za science fiction. Huwa nazipenda sana kwenda kuziangalia sinema. Lakini pia huwa kuna mwezi huwa naenda hata mpaka mara tatu. Inategemea na aina gani ya movie zinaachiwa kipindicho. Ya maana huwa napenda kwenda kuziangalia hizo filamu. Ili nijifunze kuna nini kipya katika teknolojia ya kucheza filamu tumefikia wapi Napena sana sasa kujua kuhusiana na teknolojia ya CGI tumefikia wapi. Na saa hizi nimeambia mpaka kuna akili hunde ambazo zinaweza kutangeneza movie kiukweli siwezi natamani ingekua hata kesho Kuwachia hata movie moja ambayo imechezwa kwa akili unde ili tukaone inakuaje. Japo watu wengi wanalalamika kwamba soko la filamu litaribika Ila mi bado siamini kwa sababu tunaweza tukatengeneza watu wa kawaida tukachanganya na akili unde. Mfano kama kuna baadhi ya sinema ambazo wahusika wake wameshafariki mfano kama Black Panther. Yule Chadwick Boseman ashafariki lakini kwa kutumia akili unde tunaweza tukamrudisha na akacheza movie vizuri kabisa Ee kina Paul Walker wale. Na kitu kingine pia ambacho kina nifanya niwe napenda kuenda sinema japo sio mara nyingi ni kukutana na watu wapya. Maana sinema utaenda unakuta upande wa kulia umekaa mtu hufaamiani naye, upando wa kushoto umekaa mtu hufaamiani naye, nyuma na mbele. Mnasalimiana baadaye unaanza kupigia story, movie unavyozidi kwenda Mnacheka pamoja, mnafurahi. Mnakula popcorn kwa pamoja, baadaye mnashare popcorn. Zikiisha unenda unamnunulia nao zikiisha wanakunulia, basi unakuta mpaka sinema inapokuja kuisha wewe tayari umetengeneza marafiki wapya wawili au watatu kutoka katika sinema Lakini pia sinema huwa inanifanya nitoke na familia twende pamoja sinema. Hii inanifanya pia niweze kutumia muda mzuri na familia kwenda huko manake tutafunga safari kutoka nyumbani mpaka sinema, hapo njiani tutaongea tutapiga stori nyingi, nitajua vitu vingi kuhusiana wao na wao watajua vitu vingi kuhusiana na mimi na tutafika sinema tutaangalia tukishatoka hapo, tumeangalia filamu tumeridhika. Wakati tunarudi tutatendelea kupigia stori njiani na kusimuliana kwenye sinema kitu gani kimewafurahisha, kitu gani hakijawafurahisha na je wako tayari kwenda sinema inayufuata na sinema ambayo napendelea kwenda mara nyingi iko shopping mall ya Mlimani City pale. Ya inaitua Century cinema, ya huwa wana sinema mzuri na ukumbi wao mzuri pia una air conditioning mzuri. Kwa hivyo mabadilishano ya hewa huwa ni mazuri sana na pia huwa hapana watu wengi yani kiasi kwamba mpaka inakuwa kama fujo. Halafu pia wana visual reality, kwa hivyo unaweza kuvaa visual reality nawe ukajihisi kama uko ndani ya ile movie ni kitu flani kizuri sana. Hususan ukiwa unaangalia filamu ya kutisha Aise ukivaa ile visual reality, unaona kama upo mle nawe unakimbizwa na hivo vitu. Kwa kuna muda mpaka unaweza hata ukaivua Kwa sababu una unajisikia kwamba nawe ni moja wapo kati ya wale waigizaji wa ile movie na upo kwenye huo mkasa Kitu kingine pia uko sinema naenda mara chache kwa sababu ya muda pia kuwepo kwa kazi manake kwenda mara mbili mpaka mara tatu ni muda mchache sana. Nilikuwa natamani ata kila weekend ningeweza kwenda lakini unakuta weekend nina muda wa kukaa na familia, weekend inabidi nitoke na marafiki muda mwingine. Lakini pia kuwa na kazi ambazo inakuwa siwezi maliza katikati ya wiki kuwa inabidi nikuame nazo nimalize wikendi ili nisiweze kufika deadline ya hizo kazi Lakini singekuwa hivyo, ningekuwa naenda karibu kila weekend. Tena weekend Jumamosi na Jumapili zote ningekuwa naenda ili nikaangalie movie niweze kuburudika zaidi. Maana sinema ni kitu kizuri sana kukiangalia. Na hata sio sehemu ya kukosa kwenda hata siku moja. Ni kujikusanya tu, kwenda, kuenjoy maisha kuangalia mambo mengine yanakwenda aje.

Kumbukumbu nzuri ya wakati wa utoto angu nilipokua mtoto, ilikuwa ni kumbukumbu ya safari yangu ya kwanza ya kutoka Dar el salaam kuelekea njombe, alafu kutoka njombe kuelekea arusha. Hii ni kumbukumbu ambayo ili nifunza mambo mengi sana Kwa sababu nilitumia safari hyo kama siku tatu mpaka kuimaliza safari nzima safari hyo ilikua ndefu sana na ndo nilikuwa mtoto Alafu nashanga barabarani Yaani nimechoka Alafu watu ni wengi kwenye gari Nashangaa wamasai njiani wanyama pori na kupita kwenye madaraja marefu Naangalia chini naona ni mbali Nilikuwa nafikiria mfano hapa tukipata ajali inakuaje kwenye hiyoo safari nilikuwa na wazazi wangu wote wawili, nilikuwa na baba pamoja na mama na basi tuliotumia kusafiria, kutoka dako kuenda njombe tulitumia basi inaitwa makete Lakini kutoka njombe kuelekea arusha tulitoka na gari ya kawaida Costa kutoka njombe mpaka makambako Lakini kutoka makambako mpaka arusha tulipanda basi moja linaitwa abudi linaitwa hudi, yalikuwa ni mabasi flani maarufu sana, yalikuwa na safiri umbali mrefu sana na hicho kuwa inanifurahisha kwamba mbele walikuwa wanatoa ile kinga pale mbele ili liweze kupata upepo zaidi linavyokimbia njiani na dereva alikuwa anaendesha gari kwa speedy kali sana kwa huo wakati nilikuwa mtoto nilikua naogopa je Ikitokea tumepata ajali itakuwa aje kumbukumbu hii ilinifanya kuwa maalum kwa sababu nilikuwa safari yangu ya kwanza ya kusafiri kwa siku tatu nzima tuko njiani na ilinichosha kwa sababu kuna sehemu tulifika tukapata ajali kioo cha mbele cha basi la hudi kilipasuka na kuna mtu alikuwa mbele yetu aliumia jicho Kwa ile hali ilinishtua sana na ilinifanya nitunze kumbu kumbu na ilinipa mateso kwa sababu nilikuwa na muda wote nawaza wakati wa safari Je nikipata ajali Mimi je ningeumia ingekuaje Nakumbuka wakati huo nilikuwa ni mtoto kwani nilikuwa naogopa sana ni ikumbuka mambo wao saa hizi huwa najiona kwamba bado nilikuwa na akili za kitoto sana Kwa sababu ajali ingeweza kumpata mtu yoyote Lakini pia ule uwoga wangu kwamba gari inapita daraja la juu Alafu mimi nikiangalia kule chini nilikuwa naogopa naona kama tunadondoka ile yote likuwa ni picha tu ya mazingaombwe hata sikuwa nadondoka kweli na vitu vingine ambavyo vinafanya niwe na kumbu kumbu nzuri pia kuuona mlima wa kilimanjaro kwa mara ya kwanza na niliona hiki ikitu ni cha ajabu Kwa nini kirefa alafu juu ni cheupe Kumbe ilikuwa ni barafu ambawe imeganda kule juu Kwa kweli ili nishangaza sana na umri wangu utoto Nikaona huku mbona kama tunaenda sehemu ambako hawakai binadamu na tulifika pale arusha bomangombe Tukaa na ile baridi ya arusha pia ilinishangaza maana tumetoka Nchombe kuna baridi kali Tumefika arusha kuna baridi kali hapo kumbuka nimetoka Dar es salaam Kukiwa kuna joto na pia tushakuishi songea kuna joto Lakini haya mazingira mawili yalikuwa na baridi ambayo ilikuwa inanishtua kwamba kwanini huku hali ya hewa iko hivi halafu ni nini kinachofanya kuwe na baridi hivi na kwanini tuvae makoti mengi lakini hayo mambo yote yalikuwa ni utoto na kumbukumbu hii imenifanya kuwa kumbukumbu spesho sana kwenye maisha yangu kwa sababu siwezi kuisahau kwa sababu kwenye gari tulipanda na wamasai tulipanda na mtu anaumwa kwa hiyo vyote nikawa naviogopa lakini pia kitu kingine nilipewa zawadi ya mpira huku tunaita kitenesi mpira na mzee wangu alininunulia njiani ili niwe nachezea nisiwe na ogopa ogopa lakini bado huwezi amini nilikuwa na wasiwasi yani ule mpira haukuwepo kabisa kwenye akili yangu akili yangu ilikuwa inawaza ile barabara sababu kumbuka barabara kipindi icho ilikuwa ni nyembamba alafu gari linakimbia kwahiyo yakipishana magari ule mlio ule ulikua unanichanganya sana nilikuwa naona kama tunaelekea kudondoka hivi au tunaelekea kupata ajali jambo ambalo halikuwa kweli ilikuwa tu ni mawazo yangu akilini ni mawazo ya utoto kwaiyo hii ukinikumbusha wakati huu hua najihisi kwamba zile akili zilikua za utoto na natamani sana kuirudia hiyo safari najipanga likizo fulani nikipata ya mwisho wa mwaka nataka nikatembee tena nitoke dar nielekee njombe nikitoka natamani ata nitembee mbaka nifike songea lakini bado songea naona ni mbali ila nafikiria tu kutoka dar mbaka njombe alafu njombe mbaka makete alafu nitarudi mbaka makambako then nitaanza safari ya kuelekea arusha ili niweze kuenjoy zaidi iyo safari na kujikumbusha utoto wangu na ule uwoga ambao nilikuwa nao kipindi hiko.

Hapana sijawai kubahatika kusafiri kwa ndege, lakini niko mbioni naangaikia kupata pasporti niweze kusafiri at least nitoke nje kidogo ya nchi kuenda kuangalia mazingira naendaje Lakini natamani sana kupanda ndege kwa sababu naishia kuona tu kwenye video kwamba hii ndo ndege watu wameingia, wamekaa, wako hewani, wanangalia chini bahari ile na visio mbali mbali miji tofauti tofauti jinsi inavyo pendeza ukiwa kwenye ndege, lakini bila kusahau pia inavyokatisha pale jangwa la sahara ule mwonekano Afrika ukiwa juu.Huwa natamani sana ni uone kwa hiyo niko mbioni kupanda ndege. Nikaenjoy huo wakati huko juu angani. Japo naambiwa ni kwenye ndege kuna safari ndefu na pia kuna muda Unapata shida wakati ndege inapaa na wakati ndege inatua sababu wanasema wakati ndege inapaa unajiona kama uzito umekuzidi yaani uzito wako ni mkubwa zaidi Lakini pia wakati ndege inatua unajiona kwamba wewe ni mwepesi unajiona kama hakuna gravity yoyote inayo kuvuta kwelekea chini kwa hiyo kitu mimi huwa inanishangaza na natamani sana kupata uzoefu mpya kupitia kwenye ndege. Lakini pia natamani kuona vile ule mlio wa ndege ambao nausikia Nikiwa nje, je, nikiwa ndani nitausikia? Pia huwa napenda pale mtu amekaa karibu na dirisha la ndege alafu anachungulia nje anaona bawa la ndege pamoja na injini zake ziko zinazunguka. Natamani sana kupata wa uzoefu mpya. Lakini pia natamani nipata ule ukarimu wa wale wahudumu wa ndege ndani Kwa sababu ni wastaarabu sana wanaongea vizuri. Unaweza ukahisi mtu yaani kama usishuke kwenye ndege uendelee na safari kwa sababu ni wakarimu na muda mwingine pia ndege ikiwa inatua jinsi wanavyo kukaribisha kwenye huo mji yaani unahisi kama unakaribisha na mwenyeji wako Ingawa nawe unakuta sio mwenyeji wa iyo sehemu huwa naviona hivi vitu vyote kwenye kwenye tv na ndege ambaya natamani ni ipande ya kwanza ni Ethiopian Air Line na ndege nyingine ambayo natamani kuipanda ni Fly Emirates hizi ndege za kutoka Saudi Arabia natamani sana kuzipanda ni kiwa nafanya safari yangu ya kwanza kuelekea china Lakini pia kama nitazikosa hizo zote bila shaka nitapanda ya Air Tanzania ambayo ni ndege ya taifa letu ili niweze kuchangia taifa langu katika ujienzi wa maendeleo. Lakini pia natamani kupanda ndege ya kwenda sehemu nyingi nyingi kwa sababu kuna sehemu mfano kama Japani ukiwa juu ya ndege. Kile kisiwa huwa kinaonekana vizuri sana ule upande mmoja ambao ni kama milima milima hivi na upande mwingine ambako ndio mji uko ni sehemu nzuri sana yenye inavutia kwa kweli kwa hiyo nitatamani ni kupanda ndege niende sehemu kama hizo lakini sehemu ambazo natamani kupanda ndegr kuenda papa Tanzania ni kutoka hapa kuwelekea Arusha na kutoka hapa kuwelekea Zanzibar lakini kutoka Unguja pale na kuelekea Pemba sababu kuna mtu alinambia kuna sehemu huwa inasumbua sana ni ukiwa kwenye maji inasumbua ata ukiwa kwenye ndege inasumbua pia kwa natamani kupata huo uzoefu mpya wa ndege kupita hiyo sehemu ambayo kutoka Unguja kuelekea Pemba Lakini pia nakitoka Pemba pale na tamani nipande ndege direkti niende Mwanza ili nione kwamba ninavyo toka pale Pemba mpaka kuenda Mwanza, Tanzania inaonekana aje Je, nitauona mlima Kilimanjaro? Na nikiuona utaoneka aje? Ukweli nitafurahi sana na nilitamani pia hata sehemu nitakayo kaa nikae karibu na rubani pale ili niwe naangalia anafanya nini na sasa kwenye hizi ndege ndogo Alafu pia anisimulie uzoefu wake wa kazi ukoje ili na mimi nijifunze kupitia yeye na nijue kabisa kwamba iyo kazi ina changamoto gani Manake wakati niko mtoto Nilikuwa nasema natamani kuwa rubani natamani kuwa rubani lakini sijawa rubani kwa sababu haikuwa ndoto yangu ya kweli. Na muda mwingine maisha yana tubadilisha na kutupeleka sehemu ambapo tunatakiwa kwenda yeah ndio na Kitu kingine kitakacho nifanya pia ni safiri kutoka Daa kuwelekea Mbeya Kwa ndege pia na tamani nifanya hiyo safari kwa sababu nyumbani kwetu Njombe hakuna ndege Kwa hiyo ndege nabidi nipande kutoka hapa mpaka swangeo nipande kutoka hapa mpaka Mbea kwa hiyo nitaji karibu siku moja nipande kutoka hapa mpaka Mbea. Iyo ni mambo yanaendaje Lakini pia navutiva sana kuenda South Africa. Afrika mashari, Afrika kusini na ndege kwa mara ya kwanza. Na safari nyingi sana za ndege ambazo na jiandaa kwenda. Niko apa napambana tu nipata hela niweze kupata hicho kiasi ambacho kitantosha mimi kufanya safari zote ambazo nahitaji kufanya. Kuwelekea uko duniani ambako watu wengini wanaishi pia nikapate kujifunza na kupata uzoefu mpya kwa kupanda ndege, jinsi ya kushuka, jinsi gani ya kukata tiketi na vitu vingi.

Nyama nayoipenda zaidi kula ni nyama ya kuku kwa kweli. Yeah, napenda sana nyama ya kuku kwa sababu, sababu za kwanza ni za kiafya. Ili upate afya bora, unatakiwa kula vitu vizuri. Kama huli vitu vizuri, huwezi pata afya bora. Kwa hiyo, sasa, kuku, wana, nyama yao ni nyeupe. Kwa nyama nyeupe, haileti madhara kwa binadamu. Tofauti na nyama nyekundu. Kwa hiyo kuku, ukimla, anakupa protini ambayo ni asilia. Ile proteini ni muhimu sana kwa ujenzi wa misuli, kutengeneza afya yako. Pia kuku nyama yake haina kitu kimoja kinaitwa rehemu Rehem ni hatari sana kwa afya binadamu, kwa sababu inaenda kuharibu vitu vya ndani ya mwili wako. Mfano kama inaenda kutengeneza mafuta katikati ya mishipa ambayo itasababisha upate shinikizo la juu la damu na inaweza kuenda kuziba baadhi ya matundu ya nani kwenye moyo, ya damu ya mishipa ya damu kwenye moyo. Lakini pia nyama ya kuku ni nzuri kwa sababu hata uandaaji wake pia ni mwepesi. Kwa sababu kuku unamchinja mara moja, unamnyonyoa manyoya, unapika. Lakini hawa wanyama wengine nyama yao, mpaka wachinjwe unakuta wengine wamechomwa dawa ili nyama isiharibike mapema kitu ambacho inakuwa ni hatari huwa unakula zile kemikali, zinakua ni sumu zinaenda kuharibu ini ndani. Kuharibu ini pamoja na figo Lakini pia, nyama ya kuku ni nzuri kwa sababu vyakula anavyokula kuku, sio vyakula vya sumu mfano kama kuku wetu hawa wa kienyeji hawali vyakula vya sumu, unawalisha tu pumba ya kawaida na unawaacha nje wanatoka wanaokota chakula wenyewe wanakula. Kwa hiyo, wanakuwa ni kuku wenye afya. Japo, kuna kuku wa kisasa ambao wanapewa madawa. Yale madawa yanawaletea shida sana. Kiafya kidogo yanakuwa sio wazuri sana. Mfano wanakuwa na mafuta mengi kwa yale mafuta ukila yanaweza kakuletea unene usio kuwa na faida na pia yakaganda ndani ya ya mishipa yako ya damu, ukawa una damu inatembea kwa shida mwili ni mwako, na mwisho wa siku ukawa unapata changamoto ya kiafya kama ya kupata shinikizo la juu la damu. Lakini pia nyama hiyo ya kuku wa kisasa pia ina changamoto kwa sababu mtu unanenepa unanenepa manake unapata obesity sasa, unapata magonjwa ya unene. Kwa hiyo unakuta hata kutembea kilomita chache unapata changamoto kubwa sana, kitu ambacho sio vizuri. Lakini pia hawa kuku ukiwa unakula mara kwa mara wana madhara yake nao kwa sababu wana mafuta japo sio mengi, wanayo lakini tofauti kabisa na nyama za aina nyingine. Lakini pia hawa kuku wanatumika sehemu nyingi. Kuku wanatumika kwenye sherehe, kwa hiyo, na watu wengi wanakula. Kwa hiyo hata mfano kuna baadhi ya dini, kuna baadhi ya nyama hawali. Mfano kama wahindi hawali ng'ombe. Kwa hiyo ikija kwenye swala la kuku wanakula. Na watu wengi duniani wanakula kuku. Kwa hiyo kuku kwangu mimi bado ni nyama bora na naendelea kuipenda milele na milele. Nasema yote nikienda mfano hata ugenini labda, mfano una mpango kusafiri kwenda China. Wachina wanakula vyakula vingi vya ajabu ajabu. Unaweza wakuta wanakula chura, wanakula nyoka, wanakula nge, wanakamata chatu, wanakula. Ni vyakula fulani ambavyo, yaani mimi si, kwa utamaduni wetu haturuhusiwi kula, mfano wanakula popo. Hivo vyakula sisi hatuli. Lakini nikifika kwa wachina, nikikuta kuku nitakula, kwa sababu kuku ni, tunaweza tukasema ni nyama ya kidunia. Yaani kila mahali utaenda utamkuta na utamla bila shida yoyote. Sasa japo kuna kitu ambacho kina nifurahisha pia kuhusiana na kuku. Kuna kabila moja liko hapa Tanzania wanaitwa wamaasai, hawa jamaa nasikia huwa hawali kuku Huwa wanawafuga tu lakini hawali. Kwa sababu zamani walikuwa na utaratibu kwamba, mtu akifa kwenye nyumba wanamwacha kwenye hiyo nyumba kwa hiyo kuku wanenda wanamdonoadonoa yule mtu kwa hiyo ndo maana hawali Wanamwona yule mtu, kuku ni kama kaburi Anazika ndugu yao. Lakini kuku ni nyama nzuri na kuku ni ndege mzuri pia hata kumfuga. Kwa sababu akiwepo tu nyumbani hata kule kuliakulia kwake kunaepusha wadudu kama nyoka wanakuwa hawaendi kwa sababu kuku anamdonoa nyoka mpaka anakufa. Kwa hiyo, nyoka akiwepo sehemu hiyo anakimbia vitu kama hivyo.

Mimi binafsi sipendelei kusoma magazeti mtandaoni au kusomasoma habari mtandaoni. Kiujumla habari ambazo mimi nazipenda, nazipenda habari ambazo ziko posistive. Mfano kama habari za biashara na habari za michezo. Lakini habari nyingine, kwa kweli huwa sizipendelei kwa sababu ni habari negative na zina kuwamisha katika hali uliokuwa nao. Kama ulikuwa na hali yaf furaha inaanza kukutisha na taarifa za habari nyingi zipo kwa jili ya kutu. Kwa ajili ya kutuletea habari ambazo ni habari hasi ambazo zinakuaribu wakili ya ni mfano umeamka mapema tu unakutana na habari mtu fulani apigwa lisasi vibaya afa Unaanza kufikiria tena mtu imekuaji tena amekufa Imekuaji kapigwa lisasi, imekuaji nini kitu ambacho Mikwangu wakivutii bwana nasipendi kabisa Kwa huwa najitahidi kuangalia zile taarifa za habari ambazo ni productive ambazo zina uzalishaji mzuri kwangu na kuna watu wanaweza kakwambia bana hupendi kuangalia tarifa ya habari, endapo ndugu yako limempata tatizo utajuaje. Yaani kama ndugu yako limempata tatizo, hiyo habali itakufikia kupote ulipo. Haijalishi umengalia tarifa ya habari, haijalishi hujaangalia. Ya watu wangapi hawangalii tarifa ya habari, lakini ndugu zao wanapata taarifa mapema, ata kabla ya hiyo abali ya ijatoka, kwa kwangu misionagi kama ni big deal. Lakini, kwa hatu wengine, wanaona bila kuangalia tarifa ya bari, hawa wezi kuenda. Kwa maana mimi namini watu duniani tuko watu waina tatu. Aina ya kwanza ni watu ambao wanaakiliza kawaida. Yaani wanaakili zao ni nyepesi ambao waga wana diskasi sana mamba ya watu na kuingiria mambo yasiyowahusu. Watu wenye akili za kati, wao huwa wana jadili zaidi matukio. Ndo wao ambao wanaangalia tarifa ya habari, huwa wanaishia hapo. Lakini watu wenye akili kubwa mara nyingi huwa wanaangalia vitu ambao huo vinawaletea maendeleo na huwa wana diskasi mawazo ya kimaendeleo. Ambayo yanaweza kuwajengea kesho yao bora vitu kama hivyo lakini habari kiujumla siyo kwangu mimi huwaga siyo njema na sipendi kuziangalia kwa kweli Napenda tu ni baki vivi kama hivu habari ni mbaya Itanifikia tu yaani haiwezi kanikwepa Haine hakuna njia mbadala kunikwepa hivu habari itanifikia tu Kwa sababu inaniusu lakini kama hiniusu sito sito weza kuipata na naiepuka kama hivu Maana naepuka kuwa mtu wa akili ya kati kujadili matukio zaidi kuliko kujadili vitu ya msingi ambavyo vitufanya tuweze kupigi hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mkumbuka kutoka shule ni mwalimu wangu wa hesabu na kingereza. Mwalimu wangu wa hesabu na mkumbuka kwasababu alikuwa anafundishi hesabu vizuri lakini pia alikuwa anapiga sana viboko. Mwalimu alikuwa anaitwa mwalimu nyakunga. Alikuwa mwalimu mmoja mkatiri sana. Yaani asubuhi mnafika mchelewa mnanawa mikono pale. Mnanyosha mikono. Anatandika viboko kwenye mikono. Asubuhi mapema ile na ile baridi ya njombe. Alafu mwalimu mwingine ni mwalimu wangu wa kingereza. Alikuwa ananipenda sana uyu mwalimu, ni mwalimu wakike anaitwa mwalimu mwogela ni mwalimu ambaye si tulikuwa tunamwita mjeshi alikuwa ana mambo yake anafanya haraka haraka sana alikuwa hapendi kupoteza muda Mimi binafsi nilikuwa nampenda sana yule mwalimu Kwasababu kuna vitu vingi sana kanifundisha kuhusiana na kingereza ambavo sikuweza kujifunza sehemu nyingine isipokuwa kwake Kwahiyo na jivunia sana kuwa na yule mwarimu.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea mara nyingi nikiwa pekee yangu, lakini siku nyingine huwa nasherehekea nikiwa na familia, na kuna siku nyingine huwa naigawa naamua kwamba nakuwa na muda kwa ajili ya familia, nakuwa na muda kwa ajili ya marafiki, nakuwa na muda wangu binafsi pia. Lakini pia nakuwa na muda wakutathmini mwaka uliopita nimefanya nini, vitu gani sijakamilisha ambavo nilipanga kuvifanya, kwa katika moja na mbili huwa nafanya vitu kama hivo.

Mimi siwianishi kazi na maisha binafsi. Maisha yangu binafsi ya najitegemea, maisha yangu ya kazi ya najitegemea. Ni vitu viwili tofauti. Ya nakuepa hivo kwa sababu ya kujitengenezea mimi mwenyewe mazingila mazuli ya kufanya kazi kwa amani. Kwa sababu, ukiingiza mambo yako binafsi kazi ni. Kazi zita chelewa, kutafanya kazi kwa ubola. Na pia, ukiingiza mambo ya kazi ni nyumbani. Watu watabaki wanakushangaa kwamba wewe vipi, uku ni nyumbani. Unatakiwa kutenga mda wa nyumbani, unatakiwa kutenga mda wa kazini Kwa mimi nakikisha kwamba mambo yangu binafsi na ya kazini haya ingiliani nikiwa mimi ni software developer na kuwa kazini Lakini nikirudi nyumbani mimi sio software developer Mimi ni mtu amabaye natoka kwenye familia flani ambao hii familia inamiko na maadili yake Siwezi kuanza kuwaletea mambo ya kideveloper nyumbani nyumbani na kuwa mtu mwingine, nafanya kazi za kawaida kabisa Naosha mpaka viombo na deki, nafagia hizi kazi zingine zote zinabakia uko nyumbani Kwa ule uhalisia wangu wa nyumbani Unabakia kuwa uhalisia wa nyumbani na uhalisia wa ofisini Unabakia kuwa uhalisia wa ofisini.

Muda mwingi wa mapumziko kazini huwa nautumia kwa kusoma vitabu. Huwa napenda kutembea na kitabu changu kwenye begi. Baada ya kufanya kazi, ule muda wa mapumziko. Na kama mapumziko, muda mwingi inakuaga ni muda kula kona kula, chakula nikishashiba, nachukua kitabu changu, naanza kusoma. Kitu kimoja baada ya kingine. Ili nisipoteze ule muda nikapata maarifa mapya kutoka kwenye hicho kitabu husika. Napenda sana kusoma vitabu kwa sababu vinanijenga kazini, vinanijenga nyumbani, vinanifanya niwe mstaarabu, vinanifanya niwe msikilizaji zaidi ya kuwa muongeaji na hata nikiongeo naona kabisa naongea vitu ambavyo vinaleta maana katika jamii.

Juisi ya matunda ninayoipenda, naipenda sana juisi ya matunda embe ambayo inakuwa imechanganywa na mapola, pamoja na parachichi, hii ni juisi yangu pendwa, muda wowote, kwa sababu inakusanya matunda yote ambayo mimi nahitaji kiafya, lakini pia matunda hayo yananijenga mwili wangu vizuri na pia ni matamu. Kuwa hapa napata utamu, lakini pia napata afya, kuwa napata vitu vili kwenye kitu kimoja.

Hapana mimi sipendi kupiga picha. Ila napenda kupiga picha vitu na watu wengine. Ila sio mimi kupigwa picha. Kwa hivyo napenda sana kupiga picha. Na kamera ninayoitumianga kupiga picha mara nyingi natumiaga GoPro. Lakini napenda pia kutumia kamera na simu kupiga picha. Na hizi picha huo naziposti sehemu mbali mbali. Rafiki zangu wanaziona, huo wanazipenda. Na kuna bazi ya watu huwaga wanazinunua. Kwa ajili ya kwenda kupamba majumbani kwao. Huwa napiga picha nzuri sana.

Kwenye kazi yangu nataka kufika level ya kuwa mbobevu mkubwa katika utengenezaji wa mifumo ya kielektroniki lakini pamoja na kazi ya kufundisha akili hunde. Napenda nifike nafasi za juu kabisa ili niweze kujivunia mimi mwenyewe lakini pia nitengeneze njia kwa watu wengine ambao hawana njia ya kufika uko. Lakini pia kuwapa nafasi watu wengine ambao watakuwa wanafanya kazi na mimi pia nao kufika juu ili tufike juu kwa pamoja kama team tupate hayo mafanikio wote kwa pamoja.

Kiukweli mimi kazi zangu zote ninazofanya na zithamini sana kwa sababu ndiyo zinazo niweka, zinazo niweka mjini, ndiyo zinazo nilisha, zinanifanya nikimbie, nikimbie kimbie huku na kule hapa mjini lakini pia naheshimu wazazi wangu kwa sababu wanani sapoti, mfano kama mjomba angu anani sapoti sana. Kwa hiyo pia naye na muheshimu na kazi anayofanya pia naiheshimu. Kwa sababu ndiyo kazi ambayo inatusaidia sisi kama familia kutoka hatua moja kuenda hatua nyingine.

Mahali pazuri ambapo nimewai kusafiri ni kavutiwa napo ni Arusha. Arusha pamoja na moshi. Lakini moshi nilivutiwa napo zaidi kwa sababu ya usafi wa mazingila. Lakini pia uzuri wa maeneo pamoja na uwepo wa mlima kili manjalo. Hii ni sehemu nzuri sana ambayo inavutia kwa kweli. Na watu wa pale ni wakarimu. Ingawa ni wabahili sana kwenye suala la hela. Na pia kuna baadhi ya watu pale ni matapeli. Kwa hio inabidi upate mtu ambaye atakuwa msimamizi mzuri wa wewe kuenza kupitia vivutio mbali mbali ambavo viko pale moshi kama kupanda mlima kili manjalo unatakiwa kuwa na mtu ambaye atakuongoza upandaji wa mlima kili manjalo ila ukienda kichwa kichwa unaeza uka pigwa vibaya sana.

Ndiyo, natumia sana video kwa ajili ya mawasiliano, maana kuna wanafunzi huwa na wafundisha graphic designing, kwa hivo huwa natumia video kuwasiriana nao kwa sabu wako mbali, lakini pia huwa nafanya kazi ambazo zinapatika na mtandaoni. Kazi pizi kuzifanya ni lazima utumie video, kusabu kuna mude inabidi wingie kwenye vikao mbali mbali, uhudhulie na utoe mchango, na wao uwatoe mchango, ujue nini kinatakio kifanyike kazini, ili muweze kuwa na kazi bora, kwa bila video hapo ni changamoto kwa kweli. Lakini pia nazungumza kwa video kuangalia bidhaa mbali mbali ambazo nataka kuzinunua nje ya nchi kwa ajilia kuja kuziuza hapa nchini bidhaa kama routers hua nagiza nje ya mchi kwa huo navo ongea na yule mtu ambaye anazisambaza huwa nampigia simu ya video tunatazamana na ananionyesha kwamba bwana mzigo utakuwa hivi utakuwa hivi basi na mi tu nakubaliana hapo.Lakini pia hua tunafanya mazungumzo na familia kupitia video Yani mazungumzo mazuri kwa sababu mnaonana na inaonyesha kama mpo karibu japo mko mbali na tunakoelekea zaidi teknolojia na inavozidi kuenda Tunaweza kuja kutengeneza mbaka hologram tukafanya calls kwa kuonana kabisa tukiwa tumesimama na tuka ongea vizuri bila ata kushika simu kuangalia kwenye screen.

Ndiyo, naipenda sana asali, ya nazipenda asali karibu za aina zote, napenda asali ya nyuki wa kubwa, napenda asali mbi chi ile, ya nyuki wa dogo, napenda, ya zote nazipenda kwa sababu ni nzuri, zinazarishwa na nyuki, na ni chakula asiria. Na uzuri asali kwa mba ata ukiweka mdamrefu huwa hairibiki ndo kitu kikubwa ambacho navutiwa zaidi na asali Lakini kitu kingine pia asali ni dawa ya inasaidia kuenda kukinga vidonda vya tumbo visi shambuliwe na wadudu tumboni na pia asali inasaidia vitu vingi mfano mtu akiwa ameungua pia Ukimpaka inasaidia kupoza makali ya kile kidonda Asiendelee kusikia maumivu makali lakini pia asali ni nzuri, sababu unaeza ukaitumia kama sukari kwenye chai, baada kuweka sukari ya kawaida ambayo imetengenezwa na miwa.

Kurudi ujana ni vigumu kusema ningependa kwa sababu mi bado ni kijana Kwa huku siwezi kusema ningependa kurudi ujana wakati bado ni kijana Kwa huku ni kifika umri fulani ambao utakua umeenda sana Kwanzia miaka arubaini na tan huko ndio naeza nikapata tadhimini ya kujibu hili swali kama ambavyo nimeulizwa Lakini kwa sasa siwezi kusema nataka kurudi ujana wakati ndo nipo ujanani hapa ningeuliza swali labda ungependa kurudi utoto Yeah ningeweza kuijibu vizuri zaidi.

A mi binafsi naisaidia jamii yangu katika mambo mengi. Kitu cha kwanza huwa napenda kujitolea kwenye matukio mbalimbali hapa mtaani. Mfano kukiwa na msiba katika jamiy yangu. Huo najitorea kwenda kuzika, kwenda kusaidia kuchimba kaburi, kwenda kusaidia kukata kuni kwa ajili ya kupikia, chakula pale msibani. Lakini pia huwa naisaidia jamii yangu katika maswala mengine mfano kama ya kiulinzi Japo huwa sitaki kufanya ulinzi shirikishi lakini huwa nachangia fedha Kwa ajili ya kuwezesha ulinzi shirikishi watu ambao wanafanya ile kazi wasikose kitu chochote cha kula Lakini pia huwa napenda kujitolea kwenye huduma za kijamii tofauti tofauti mfano kama huduma ya shule huwa napenda kwenda kujitolea mfano kama kuna kazi ya ujenzi Huwa tunaenda kusaidia kubeba mawe pale kubeba tofali lakini pia kuchangia kiasi chochote cha hela ambacho tunakuanacho kwa ajili ya kuwezesha ujenzi. Vitu kama hospitali pia, lakini pia kuna shughuli za kijamii kama kufanya usafi, kufagia, siku wa jumamosi ya mwisho wa mwezi, huwa tunapenda kujitolea, kwenda, kufanya usafi katika jamii yetu na kuhakikisha, kwamba jamii yetu inakuwa katika mazingira safi na salama. Lakini pia, huwa tunakaa sisi kama vijana katika jamii, kuelimishana kuhusiana na ubora wa matumizi ya neti kwa ajili ya kujikinga na malaria lakini pia matumizi ya kondom kujikinga na maradhii ya zinaa inatusaidia sisi kama vijana kupiga hatua kutunza afya yetu lakini pia sisi kama vijana hukaa pamoja katika jamii yetu kujadiliana fursa mbalimbali ambazo tunazo ambazo zinaeza kutusaidia kututoa hatua moja kutupeleka hatua nyingine.

Uzoefu wangu pale kazini huwa naushughulikia kama ifuatavyo Huwa nahakikisha kwamba natambua wapi nakosea Natambua wapi mimi simkamilifu kama binadamu Kwa hivi naangalia ile engo ambayo sijakamilika ndo natulia nayo Naanza kuichunguza taratibu Huku nafanya marekebisho taratibu taratibu ili niweze kubadilika na kufanya kazi kwa ubora ambao unatakiwa pale kazini Lakini pia udhaifu huo huo nauangalia kwa makini zaidi ili nisiweze kuwakwaza watu wengine. Na pia napenda mtu anapoweza kuniambia ukweli kuhusiana na udhaifu wangu ili niweze kujiboresha zaidi na zaidi.

Ndio napenda sana hadithi za ajabu, hadithi ambazo za kufikirika. Ata pia kuna baadhi ya vitabu hua napendelea kuvisoma ambavyo vina hadithi nyingi za kufikirika. Lakini pia hua anapenda kuangalia tamthilia ambazo zimesheheni hadithi nyingi za ajabu. Mfano kama ile hadithi ya kwamba dunia itakudia kulipuka na nuclear Alafu watu watahama utenda kukaa uko spesi. Watajenga kitu kimoja kinaitwa Ark na wataishi huko alafu wakati wanakaa kule wakategimea kwamba duniani hakutakua kuna watu kabisa na hakuna watu wanaishi kumbe wakati wametoka kuna watu waliwaacha na watu waleendelea kuishi vizuri kabisa kwa hio ni hadithi fulani ya ajab sana ni kwamba watu waliweza kulala kwenye chombo cha kusafiria waka ugandisha mwili na walivyokuja kuamka ikawa imepita miaka mia na hamsini na walikuwa tayari walishafika elfu sentuali ambako kuna mwezi ambao unaweza kufanya maisha huko sisi binadamu Kuna oxijeni safi kabisa bila shida yoyote.

Wanyama mi naowapenda, mara nyingi napenda wanyama wakufuga na wanyama waporini. Wanyama wa porini sio kwamba napenda kuwafuga wakae nyumbani hapana wanyama wa porini napenda kuenda kuwaangalia uko huko mbugani. Mfano mbuga kama za mikumi, mikumi national paki, ruaha national paki, napenda sana kuenda kuangalia uko. Lakini pia napenda kuenda serengeti pia, kuna wanyama wazuri, lakini hapa nyumbani pia nimefuga ndege yao. Nao ndege si aina ya wanyama ndiyo, nimefuga wanyama aina ya kuku. Ni wazuri sana, wanavualisha, wanafurahisha, lakini mnyama mwigine nae mpenda ni mbwa. Mbwa nampenda sana kwa sababu ya utiifu wake na uwezo wake wa kukimbia. Pia uwezo wa kukutetea pale unapotaka kuvamiwa manake anafanya kazi yeye kama mlinzi wako binafsi.

Mi binafsi sipendelei kuogelea kwa sababu sijui kuogelea na huwa napata wasiwasi sana nikiingia kwenye maji kwa uo ni kitu ambacho sikipendi, sikipendi kabisa. Pia kuna rafiki zangu nishai kuwapoteza wakati tu kiwa wadogo, wakati tu wana ogelea, mimi sikuwa po ilo eneo lakini waondo wali kuwa na ogelea kwa uo wali fariki kwa uo ni kitu ambacho huwa kina nishitua sana sipendi kwa sababu kina utesa moyo wangu na kuwa na wasiwasi mda wote napokuwa kwenye maji. Jambo ambalo siizuri.

Kusubiri kwenye mstari, mi binafsi huwa sipendi kwa sababu huwa inapoteza muda mwingi sana pale. Unakaa kusubili kitu ambacho hua inaumiza kiuso kusema za kweeli. Lakini pia kusubiri kwenye mstari, kunaweza kuka kutengenezea fursa mfano ukaanza kupigia story na watu kitu ambacho kinapoteza muda. Sio kizuri, lakini pia ni kizuri kwa upande wa kutengeneza mahusiano na watu wengine. Ila nje na hapo bwana mimi kusumama kwenye mstari sipendezwi nako hata kidogo.

Sherehe ambayo mimi inanipendeza, huwa ni sherehe za mwisho wa mwaka zile krismasi, mwaka mpya, ni sherehe ambazo huwa zinanipendeza kwa sababu tunapata muda wa kukaa kama familia, ndugu wengi wanakuwa wako likizo, kwa hivyo tunatembeleana, tunabadilishana mawazo, ndugu ambao hatujaonana muda mrefu tunapata nafasi ya kuonana na kukaa pamoja, kujadili mambo yetu kama familia, ni wapi tunatoka, wapi tunaenda, ni sherehe ambazo huwa nazipendelea sana.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni uwepo wa kuangaria hizi comedy au vichekesho vya kwenye television. Hizi filamu za vichekesho. Lakini pia tamthilia za vichekesho kama ile everybody hate Chris. Lakini pia kuna bazi ya vichekesho ambavo wachekeshaji wengi na wategeneza mauzui huwa na viposti pale tiktok huwa vinanifurahisha sana na vina niache ya hoi kwa kweli.

Kitu kikubwa nachokifanya kupunguza matumizi ya plastiki, ili tusiendelee kuha ribu mazingira yetu, huwa nafanya kitu kimoja cha msingi, huwa nahakikisha bidhaa zo zote za plastiki nazo zitumia na kuwa nazitumia hizo hizo mara kwa mara. Ya ni mfano kama ni menunua labda mfuko wa plastiki nataka kutumia, basi nitautumia, nita usafisha, nita utumia tena, ili nisiutupe na nisisababishe uchafu wowote. Lakini pia huwa na kusanya plastiki zile ambazo hazitakiwi nimesha zitumia huwa na zikusanya na zipeleka kwa watu ambao wanenda kuzifanyia matengenezo tena zikatumike sehemu nyingine Yalimaarufu kwa jina la risaiko Kuna naipeleka wakafanye risaiko ili kuepusha uchafu kwenye mazingira Pia kuokoa viumbe hai ambao wanaishi majini Maana makopo tunavyoya tupa tupa mfano bidhaa za plastiki tunavyozitupa hUwa zinabebwa na mvua zinaenda baharini na zinasababisha vifo kwa samaki Lakini pia vinaleta sumu kwenye ardhi Kwa sababu plastiki hata ukiifkia haiwezi kuoza.

Ndio, napenda kulima bustani kama bustani za mboga, bustani za matunda, bustani kwa ajili ya maua, bustani enye majiani. Napenda sana hivyo kwa sababu mfano kama bustani ya maua, huwa inapendezesha sana nyumba. Lakini bustani ya mboga mboga inaeza kutupatia chakula ambacho ni chakula cha asili na chenye kuweza kutunza afya yetu vizuri. Bila kuweka madawa, bila kufanya nini, yani mboga inatoka mboga asilia.